Naam mboga ni chakula kinachotokana na mimea na hutumika kama sehemu muhimu ya mlo wa kila siku kwa ujumla mboga huchangia sana katika kuboresha afya ya mwili kwa kutoa virutubishi vinavyohitajika ili mwili ufanye kazi vizuri Ulaji wa mboga husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kudumisha nguvu na kusaidia mifumo mbalimbali ya mwili kufanya kazi kwa ufanisi. Pia mboga pia husaidia katika usagaji wa chakula na huchangia katika kuthibiti uzito wa mwili kwa sababu huwa na virutubishi vingi lakini si vizito kwa mwili. Kwa upande wa lishe, mboga ni sehemu inayosaidia kusawasisha mlo na kuhakikisha mwili unapata mahitaji muhimu ya kila siku Kwa kijamii au kijamii na kitamaduni, mboga ni sehemu ya kawaida ya chakula na hutambuliwa kama chakula cha lazima katika familia Pia mboga zina nafasi kubwa katika maisha ya binadamu kwa kuwa zina husishwa moja kwa moja na afya ustawi na ubora wa maisha bila kujali umri au mazingira.

Naamu, idara ni sehemu maalumu ndani ya taasisi, shirika au ofisi ambayo imepewa jukumu au kazi fulani ya kushugulikia eneo maalumu la shuguli Pia, idara husaidia kugawanya kazi ili kurahisisha au usimamizi kuongesa ufanisi Pia huhakikisha majukumu ya natelekezwa kwa mpangilio mzuri kila idara huwa na malengo yake na ufanya kazi kwa kushirikiana na idara nyingine ili kufanikisha malengo ya jumla ya taasisi zote.

Naam ngumu ni neno linalotumika kueleza hali ya kitu jambo au mazingira ambayo haya hayako rahisi kushughulikiwa au kuyabadilisha Kwa maana ya jumla lina linaashiria uwepo wa kikwazo kinachohitajika juhudi kubwa uvumilivu au mbinu maalumu ili kufanikisha au kuelewa jambo kuskia ugumu unaweza kujitokeza katika hali ya kimwili, kiakili au kimaamuzi Kuna tegemea muktadha unaotumika Pia, katika matumizi ya luga, ngumu inaweza kueleza hali ya ukakamavu au uimara Ikiimarisha au ikimaanisha kuwa kitu kinanguv kinanguvu na hakiharibiki kirahisi Aidha linaweza kumaanisha hali ya changamoto ambapo mtu anahitaji kutumia muda zaidi maarifa au uzoefu ili kubadiliana au kukabiliana na hali ya ungumu mara nyingi Uhusishwa pia na mahitaji ya maandalizi umakini na kujituma ili kufikia matokeo yanayo tarajiwa.

Naam, usiku ni sehemu ya mda wa siku inayotokea baada ya jua kuzama na kuendelea hadi alfajiri ni kipindi ambacho giza hutawala na shughuli nyingi za kila siku hupungua au kusimama. Kwa watu wengi usiku hutumika kama wakati wa kupumzika, kulala na kurejesha nguvu za mwili na akili baada ya kazi za mchana mrefu Pia kwa upande mwingine wa maisha ya binadamu usiku una umuhimu mkubwa kwa afya kwa kuwa ndiyo muda ambao mwili hujenga upya, akili hutulia na mifumo ya mwili hupata nafasi ya kufanya kazi zake za asili bila msongo wa mawazo. Kijamii na kitamaduni usiku pia hutambuliwa kama muda wa utulivu, tafakari na wakati mwingine shughuli maalum zinazofanywa kwa mpangilio tofauti na muda wa mchana.

Naam, malipo ni kitu kinachotolewa kama fidia au dhawabu kwa kazi, huduma au jukumu linalotelekezwa kwa maana ya jumla. Malipo hutambua mchango wa watu au mtu au taasisi na husaidia kuthibitisha dhamani ya jitihada zinazo fanywa. Malipo ya naweza kuhusishwa na ajira, makubaliano au wajibu wawote, unawahitaji, utekelezaji, uliokubalika vile vile kwa upande mwingine wa kiuchumi na kijamii malipo yana nafasi muhimu katika kuendesha maisha kwa kuwa Ndio msingi wa watu kukithi mahitaji yao ya kila siku na kupanga maisha yao ya baadaye mfumo wa malipo huchangia motisha, uwajibikaji na ufanisi kwa sababu watu hutegemea malipo kama chanzo cha kuridhika na kuthaminiwa kwa kazi yao wanayoifanya kila siku.

Naam, uhasibu ni taaluma na mfumo wa kurekodi, kupanga, kuchambua na kutoa taarifa za shughuli za kifedha za mtu. Shirika au taasisi lengo lake kuu ni kuhakikisha fedha zinatumika kwa uwazi usahihi na kwa kufuata taratibu zilizowekwa kupitisha uhasibu taarifa za kifedha huandaliwa ili kusaidia kufanya maamuzi sahihi yanayohusu mtu au matumizi, mapato na mipango ya baadaye. Kwa upande wa usimamizi uhasibu husaidia kufuatilia mwendo wa fedha na kutathimini hali ya kifedha kwa ujumla. Pia ni chombo muhimu cha kuwajibika kwani huonyesha jinsi rasilimali zinavyo patikana na kutumika katika muktatha wa kijamii na kisheria. Pia uhasibu, huchangia, kudumisha, uaminifu, kuzuia, matumizi, mabaya ya fedha na kusaidia taasisi kutelekeza wajibu wake kwa ufanisi na ufasaha.

Naam, ubora ni hali au kiwango cha kitu, huduma au utendaji kuwa mzuri na kukidhi matarajio au viwango vinavyowekwa. Neno hili linaashiria uimara ufanisi na thamani inayotambulika katika kile kinachofanyika au kutolewa. Ubora huonyesha jinsi jambo linavyotekelezwa kwa umakini, ustadi na nidhamu ili kufanikisha au kufikia matokeo bora. Vile vile kazi na huduma ya ubora huhusishwa na kuridhika kuaminika na vile vile na udhabiti wa matokeo Unapodumishwa ubora husaidia kujenga uaminifu na heshima pamoja na kuchangia maendeleo endelefu ubora pia huonyesha juhudi za kuboresha mchakato matumizi sahihi ya raslimali na uwajibikaji katika kila hatuwa ya utekelezaji. Ubora ni msingi muhimu wa mafanikio kwa kuidhiri au pamoja vile vile huadhiri moja kwa moja matokeo taswira na ramani ya jambo au shuguli katika jamii au katika tamaduni nyingi.

Tazama nineno linalotumika kuamuru, kuomba au kuhimiza mtu kuangalia kitu kama au kwa makini au kwa niya ya kupata taarifa, kuwelewa au kufuatilia jambo fulani, linahusiana na tendola kutumia macho au akili ili kuchunguza hali tukio au maelezo ya nayo wasilishwa. Pia katika muktadha wa mawasiliano tazama hutumiwa kama sehemu ya muelekezo au muito wa kuchukua hatua ya kuangalia, kuchambua au kutoa taarifa kwa jambo fulani Pia linaweza kumanisha ushawishi wa kushirikiana kikamilifu katika hali inayotokea au kuchunguza hali kwa undani zaidi Neno tazama linaashiria umuhimu wa uwepo wa makini ufahamu na mtazamo wa kina katika kufanikisha kazi au kueleza au kuelewa kwa usahihi jambo lilolote linalohitaji kufuatiliwa au kutiliwa mukazo. Neno tazama linamana tofauti tofauti na linatumika zaidi haswa wakati wa kuweza iwapo unataka kumwambiaa mtu waeze kutazama kitukile kwa makini au waeze kutazama kitukile vizuri.

Naam, shati ni haina ya nguo inayovaliwa sehemu ya juu ya mwili, hasa sehemu ya kifua na mikono Mara nyingi, shati huvaliwa au huwa na mikono miwili na huvaliwa juu ya suruwali, sketi au suruwali fupi Shati hutengenezwa kwa aina mbalimbali za vitambaa Pia shati ina maana nyingi kwa sababu shati ni vitu na ambavyo ni vizuri haswa wakati wa joto unaeza ukavaa shati bila kuweza kuvaa sweta au jaketi. Katika muktadha wa mavasi shati ni sehemu muhimu ya kuonyesha mtindo heshima au hadhi hasaa katika mazingira rasmi au ya kazi. Shati pia hutumika kwa ajili ya kujilinda dhidi ya jua, baridi au vumbi na mara nyingi huvaliwa kama sehemu ya mavazi ya kawaida ya kila siku. Shati ni nguo inayojumuisha urahisi wa kuvaa, mtindo na matumizi mbalimbali kulingana na mahitaji ya mtu au tukio. Shati ni nguo mzuri zaidi haswa unapoenda kwenye ofisi au kazini, unapovalia kazi, shati, humpa mtu mwonekano mzuri na kumfanya mtu awe mtu maridadi.

Naam, bidhaa ni vitu vyovyote vina vyotengeneswa kuzindikwa au kupatikana kwa ajili ya kuuza kununuliwa au kutumiwa katika shuguli za biashara, viwanda au matumizi ya binafsi, bidhaa zinaweza kuwa mali za kimwili kama vile vyakula nguo vifaa vya elektroniki au mali zisizo za kimwili kama huduma hakimiliki na bidhaa za kidigitali Pia bidhaa huundwa ili kukukithi mahitaji na matakwa ya watu au mashirika na huchaguliwa kuzingatia ubora bei matumizi au upatikanaji wake. Katika uchumi na biashara, bidhaa ni sehemu muhimu sana kwa kukuza, zinaundwa na msingi wa shuguli za soko, zinachanganyika au zinachangia ukuwaji wa uchumi na maendeleo ya kijamii. Bidhaa ni kipengele cha msingi katika maisha ya kila siku na biashara kwa kuwa zinahusiana moja kwa moja na ujenzi wa mahusiano ya kibiashara utowaji wa dhamani na kuridhisha au kuridhika kwa wajili au walaji au wateja wanao zinunua.

Naam, programu ni seti ya maagizo au maelekezo yaliyo andikwa, kwa njia ya kipekee ambayo hutumiwa na machine fulani ili kufanikisha kazi malumu au lengo fulani Programu hutoa mwongozo wa hatua kwa hatua, Kwa kifaa hicho cha kielektroniki ili kiweze kutelekeza shughuli zinazotakiwa bila hitilafu yeyote Pia programu hizi huandikwa kwa lugha za kipekee ambazo machine zinaweza kuelewa na kutekeleza kwa usahihi Pia aina za programu ni nyingi lakini kwa ujumla zinaweza kugawanywa kulingana na madhumuni yao kama vile kusimamia raslimali za kifaa au kutoa huduma maalumu kwa mtumiaji Programu zina umuhimu mkubwa kwa sababu hutoa uwezo wa vifaa vya kielektroniki kufanya kazi mbalimbali ambazo binadamu hutegemea hivyo huongeza ufanisi na kurahisisha maisha Zaidi ya hayo, programu hutumika katika sekta mbalimbali za maisha ikiwemo huduma, biashara, afya na burudani.

Naam sikio ni kiungo muhimu cha mwili wa binadamu kinachohusika na hisia ya kusikia na pia huchangia katika kudumisha usawa wa mwili. Sikio hupokea mitikisiko ya sauti kutoka mazingira ya nje na kuibadilisha kuwa ishara ambazo ubongo unaweza kuzitambua na kuzitafsiri Kupitia mchakato huu, binadamu hawezi kutambua sauti mbali mbali kuelewa au mawasiliano ya maneno na kuwa na ufahamu wa kinachoendelea katika mazingira yanayomzunguka. Kwa upande muingine wa muundo, sikio limeundwa kwa njia inayowezesha ukusanyaji, upitishaji na uchakataji wa sauti kwa ufanisi. Kila sehemu ya sikio, ina jukumu maalumu linalochangia kazi ya ujumla ya kusikia. Mbali na kusikia, sikio lina mchango mkubwa katika kuthibiti mkao na usawaziko wa mwili wa binadamu. Jambo linalosaidia mtu kusimama, kutembea na kusonga bila kupoteza muelekeo.

Naam, suluhisho ni jibu au njia inayopatikana ili kutatua tatizo, changamoto au hali ngumu inayohitaji ufumbuzi suluhisho hutokana na mchakato wakufikiria, kuchambua na kufanya maamuzi kwa lengo la kuondoa au kupunguza athari za tatizo lililopo Pia kwa kawaida suluhisho hulenga kurejesha hali katika mwelekeo mzuri au kuboresha hali iliokuwa haifanyi kazi ipasavyo Pia katika maisha ya kila siku suluhisho lina nafasi muhimu kwa sababu matatizo ni sehemu ya kawaida ya maisha ya binadamu kupata suluhisho kunahitaji kuelewa au uelewa wa hali ya juu wa kina na wa tatizo lenyewe Pia sababu zake na mazingira yanayo lizunguka suluhisho linaweza kuwa la muda mfupi au la mda mrefu kulingana na aina ya tatizo na malengo yanayo kususudiwa kufikiwa.

Naam, jaketi ni vazi la juu linalovaliwa juu ya nguo nyingine kwa lengo la kutoa kinga na heshima ya muonekano jaketi hutumika hasa kulinda mwili dhidi ya hali ya hewa kama baridi na au upepo na pia huchangia kuongeza ustaarabu na mvuto wa mavazi kwa ujumla Kwa kawaida, jaketi hutengenezwa kwa fifaa vinavyo weza kuthibiti joto na kutoa faraja kwa mfaaji. Kwa upande mwingine wa matumizi, jaketi huvaliwa katika mazingira na matukio mbalimbali kulingana na mahitaji ya mfaaji. Muundo wake hufufu hutofautiana kulingana na mtindo, malengo ya matumizi na mapendeleo ya mtu anayefaa au mtu binafsi. Jaketi linaweza kuwa sehemu ya mavazi rasmi au ya kawaida na hivyo kuukua vazi lenye matumizi mpaka mpana katika maisha ya kila siku jaketi ni vazi muhimu linalochanganya kazi ya ulinzi, wamwili na urembo wa mavazi, huchangia katika kuij kujiinua au kujiamini kwa mavazi au kwa mfaaji na huonyesha nidhamu pamoja na uangalifu katika uchagusi wa mafazi.

Naamu interneti ni mtandao mkubwa wa kimataifa unaounganisha mifumo mingi ya kompyuta na vifaa vya kidigitali ili kuruhusu ubadilishaji wa taarifa na mawasiliano kwa kazi na ufanisi interneti huwezesha upatikanaji wa taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya dunia kwa kutumia mifumo ya mawasiliano ya kiteknolojia iliyo unganishwa kwa kanuni maalum Pia kupitia interneti taarifa huhifadhiwa, husambazwa na hupokelewa kwa njia ya kielektroniki. Kwa upande mwingine, uendeshaji interneti hufanya kazi kwa kutumia miundo mbinu ya mawasiliano inayo jumuisha vifaa mitandao na taratibu zinazoruhusu data kusafiri kutoka chanzo kimoja hadi kingine. Kwa usalama na mpangilio malumu mfumo huu hufanya iwezekane kwa watu Pia taasisi na mashirika kuwasiliana na kushirikiana bila kuzingatia umbali wa kijiografia interneti hutumika zaidi kwa sababu ina manufaa mengi haswa kwenye vitu vya kielektroniki au kwenye mifumo ya programu interneti hutumika zaidi.

Naamu saladi ni aina ya chakula kinachotengenezwa kwa kuchanganywa vyambato mbalimbali vinavyoliwa bila kupikwa au vilivyopikwa kwa kiwango kidogo kwa lengo la kupata mlo mwepesi na vyenye virotubishi saladi huandaliwa kwa mpangilio unauzingatia ladha muundo na dhamani ya lishe hivyo kwa chakula kinachofaa kwa afya ya mwili Pia lishe saladi, pia kwenye lishe nzuri saladi, huchangia upatikanaji wa virotubishi muhimu, vinavyo saidia mwili kufanya kazi zake kwa ufanisi, na kueza kusaidia viungo vya mwili kukua vizuri, kusaidia kuboresha mgegenyo wa chakula na kuimarisha kinga ya mwili, kutoona kutokana na uwepo wa virotubishi asili. Haidha, saladi huchangia katika kuthibiti uzito wa mwili kwa kuwa ni chakula kisicho na uzito mkubwa wa nishati. Saladi ni chakula chenye umuhimu mkubwa katika mtindo wa maisha unauzingatia afya kwani husaidia kudumisha mwili wenye nguvu, kuongeza uhai na kuimarisha ustawi wa jumla wa binadamu.

Naamu, bajeti ni mpango wa kifedha unao onyesha makadirio ya mapato na matumizi kwa kipindi fulani cha muda bajeti hutumika kama chombo cha kupanga, kuthibiti na kusimamia rasilimali za fedha ili kuhakikisha matumizi yanafanyika kwa nidhamu na kulingana na malengo yaliyowekwa Kupitia bajeti mtu binafsi, taasisi au serikali huweza kuelewa uwezo wa kifedha na kupanga vipaumbele kwa ufanisi. Kwa upande wa umuhimu, bajeti husaidia kuzuia matumizi yasiyo ya lazima na kuhakikisha fedha zinatumika kwa malengo yaliyo sahihi. Huwezesha ufuatiliaji wa matumizi na husaidia kutambua mapema changamoto za kifedha kabla hazijawa kubwa Pia, bajeti pia ni nyenzo muhimu katika kufanya maamuzi sahihi ya kifedha na kufanikisha mipango ya maendeleo ili kuweza kuleta maendeleo mazuri na kuweza kuongeza bajeti na ambayo ni bajeti nzuri na ambayo haitaleta changamoto nyingi aidha kwenye kazi au kwa mtu binafsi.

Naam, mbili ni neno linalotumika kuonyesha idadi inayofuata baada ya moja katika mpangilio wa hesabu, linaashiria uwepo wa vitu viwili, hali mbili au vipengele viwili vinavyo husiana kwa namna fulani. Neno hili hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku kueleza wingi mpangilio au ulinganisho. Pia neno mbili hutumika unaeza ukalitumia kwa kuhesabu vitu. Iwapo unahesabu, iwapo ni ng'ombe au unaeza ukasema ng'ombe wawili. Mbili ni kitu na ambacho ni nambari na mbayo hutumika zaidi kwenye maeneo mengi. Vile vile kwa upande wa matumizi ya lugha neno mbili lina nafasi muhimu katika kueleza hesabu kupanga mambo na kutoa maelezo yanayohusiana na idadi hutumika pia kuonyesha usawa na mgawanyiko wa kitu katika sehemu mbili na mara nyingi huchangia kueleweka kwa ujumbe unaotolewa mbili ni dhana ya msingi katika mfumo wa hesabu na mawasiliano na hutumika kama sehemu muhimu ya kuelewa idadi mpangilio uwiano katika maisha ya kila siku.

Namu, ripoti ni maandishi rasmi yanayoandaliwa kwa lengo la kuwasilisha taarifa uchambuzi au matokeo ya jambo fulani kwa njia ilio andaliwa na yenye mpangilio dhabiti ripoti hutumika kutoa maelezo ya kina kuhusu tukio kazi utafiti au hali fulani ili kuonyesha au kumuwezesha msomaji kupata uwelewe sahihi na kufanya mamuzi yanayoyafa au maamuzi sahihi kwa msomaji aeze kuelewa ripoti ile kwa undani kwa urefu na kwa upana Pia kwa upande wa muundo, ripoti huandaliwa kwa lugha ilio, wazi na ya kitaalamu Ikizingatia mpangilio wa hoja na mtiririko wa taarifa ripoti hueleza kilichofanyika kwa Kwa nini kilifanyika, jinsi kilivyofanyika na matokeo yaliyopatikana Lengo kuu la ripoti ni kutoa taarifa, sahihi na zinazowesa kutegemea bila kupotosha Kwa ujumla, ripoti ni chombo muhimu katika nyanja mbalimbali kama elimu biashara, serikalini na taasisi nyingine kwa sababu huchangia uwajibikaji, uwazi na ufanisi katika mawasiliano ya kitaalamu. Ripoti pia husaidia kuhifadhi kumbu kumbu, kufuatilia maendeleo na kupanga hatua za baadaye kulingana na taarifa za silizo wasilishwa au zinazotaka kuwasilishwa.

Naam, unaweza ni neno la kiswahili linalotumika kuonyesha uwezo, ruhusa au uwezekano wa kufanya jambo fulani hutokana na kitenzi weza ambacho kinaashiria nguvu uwezo wa kimwili au kiakili au hali inayomruhusu mtu kutekeleza tendo fulani neno hili hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku kuonyesha kwamba jambo linawezekana kufanyika au mtu ana uwezo wa kulifanya. Pia kwa upande mwingine matumizi ya lugha unaweza husaidia kujenga sentenzi zinazoonyesha matumaini uhakika na uwezo au kutoa ruhusa kwa namna ya heshima Pia hutumika kuhamasisha kushauri au kuonyesha imani kwamba mtu au ana uwezo wakufanikisha jambo fulani Neno hili lina mchango mkubwa katika kujenga mawasiliano chanya na yenye kutia moyo, yenye kufunza au mawasiliano ya na ambayo ni mazuri kwa kuweza kujenga mtu na kuweza kuleta mawasiliano imara.

Mshahara ni kiasi cha fedha kinacholipwa kwa mtu kwa ajili ya kazi na au huduma alizozitoa kwa muajiriwa au tasisi fulani katika kipindi fulani. Mara nyingi kwa mwezi. Mshahara ni malipo ya kawaida yanayopokelewa kama fidia ya juhudi wakati na ujuzi uliochangwa katika kutelekeza majukumu ya kazi. Pia mshahara unahusiana moja kwa moja na kaa haki za mfanyakazi na ni sehemu muhimu ya kuhakikisha maisha ya mfanya kazi yanaweza kuendeshwa kwa kumudu mahitaji ya msingi kama chakula, mavazi na huduma nyingine za msingi vile vile kueza kumudu mahitaji yake ya afya na mambo mengine mengi. Pia mshahara huchangia katika kuleta utulivu, wakifedha na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Naam, jana ni neno linalotumika kueleza siku iliyopita kabla ya leo. Katika muktatha wa muda, linaashiria kipindi cha saa ishirini na nne kilicho pita. Mara moja tu kabla ya siku ya leo. Neno hili hutumika kuashiria matukio shuguli au hali zilizotokea katika siku hiyo ya hivi karibuni na ni muhimu katika kueleza mfululizo wa matukio kwa mpangilio wa wakati katika matumizi ya lugha, jana husaidia kuleta uwazi katika mazungumzo au maelezo kuhusu lini jambo fulani lilitokea na hutumika sana katika mazungumzo ya kila siku pamoja na maandishi rasmi. Neno hili lina mchango mkubwa katika kupanga na kuelewa matukio kwa mtazamo wa muda. Vile vile jana ni sehemu ya mfumo wa kumbukumbu na mawasiliano ya muda Unaosaidia watu kuelewa na kupanga shughuli zao kwa kuzingatia mfululizo wa siku Neno muhimu sana katika kueleza historia ya matokio kwa karibu na kwa usahihi kwa urefu na kwa upana Neno jana lina maana nyingi na maana tofauti tofauti na hutumika kwenye maana nyingi.

Nyama ya ng'ombe, ni aina ya nyama inayopatikana kutoka kwa mifugo. Aina ya ng'ombe baada ya kuuawa kwa ajili ya chakula. Nyama hii ni chanzo kikuu cha proteini na virotubishi muhimu vinavyosaidia mwili katika hukuaji, ujenzi wa misuli na kuimarisha afya kwa ujumla Kwa upande wa lishe nyama ya ngombe ina viini lishe kama vile proteini zenye ubora wa juu, madini kama chuma au na vitamini mbalimbali ambazo ni muhimu kwa kazi za mwili na kudumisha nguvu Pia nyama hii hutumika katika mlo wa kila siku na mara nyingi upikwa kwa njia mbalimbali kulingana na tamaduni na ladha za watu. Kwa ujumla, nyama ya ngombe ni sehemu muhimu katika lishe ya binadamu na ina mchango mkubwa katika maisha ya watu wengi duniani vile vile ni nzuri kwa kuweza kujenga afya na kuweza kujenga misuli ili kuwa na misuli ambayo ni misuli ina nguvu.

Naam, programu tumizi ni aina ya programu za kompyuta au viifaa vya kidigitali vilivyoundwa kwa ajili ya kutekeleza majukumu fulani au kusaidia mtumiaji kufanya kazi maalum. Programu tumizi huleta ufanisi kwa kurahisisha shughuli, zinazohusiana na biashara, elimu, burudani, mawasiliano au huduma nyingine. Kwa kawaida, programu tumizi hufanya kazi kwa kuleta au kutelekeza mfululizo wa maagizo yaliyowekwa ili kusaidia mtumiaji kufanya kazi kwa urahisi na haraka. Zinahusisha aina mbalimbali kama programu za kuandaa nyaraka za usimamisi, za uhariri, wa picha au video au hata zile zinazotumika kwa simu za mkononi kwa matumizi mbalimbali Pia programu tumizi ni zana muhimu katika maisha ya kisasa Zinazochangia kuongeza uzalishaji, kuboresha mawasiliano na kurahisisha maisha au mtumiaji au kwa mtu binafsi au tasisi Zinawezesha watu kufanikisha malengo yao kwa njia za kidigitali kwa ufanisi zaidi na kuweza kufanya kazi za watu kuweza kufanyika kwa urahisi.

Sikiliza ni tendo la kutumia sikio kupokea na kuelewa sauti au sauti mbalimbali zinazo tolewa na chanzo fulani. Ni moja wapo ya hisia za msingi za binadamu zinazomwezesha kupata taarifa kuwelewa mazungumzo na kushiriki katika mawasiliano ya kila siku. Kupitia kusikiliza mtu anaweza kuelewa hisia mawazo na taarifa zinazotolewa na watu wengine au mazingira yanayo mzunguka. Pia, sikiliza si tu mchakato wa kupokea sauti, bali pia ni juhudi ya kuzingatia na kuelewa maana ya kile kinachosemwa au kinachotokea. Nisehemu muhimu ya mawasiliano yenye mafanikio kwa husababisha uelewano bora katika ya watu na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Kusikiliza ni kipengele cha musingi katika kujifunza, kuwasiliana na kushirikiana kwa ufanisi katika maisha ya kila siku. Nikitendo kinachohitaji umakini na uvumilivu ili kufanikisha malengo ya mawasiliano kwa kueza kusikiliza mawasiliano yale kwa undani na kueza kuyaelewa vizuri ili kueza kuya mudu.

Bafu nisehemu au chumba kilichotengenezwa maalumu kwa ajili ya kuogea kupokea maji ya mvua au maji ya bomba kwa lengo la kusafisha mwili. Bafu hutoa umazingira ya faraja na usafi kwa mtu anayetumia na nisehemu muhimu katika kuhakikisha afya na usafi wa binafsi. Katika bafu, mtu huweza kuondoa uchafu, jasho na vitu vingine vina vio kusanyika mwilini. Hivyo kuchangia kuzuia magonjwa na kuimarisha hali ya afia kwa ujumla. Pia bafu linaweza kuwa na vifaa mbalimbali kama vile mabomba ya maji, shawa, sabuni na viva vingine vya kusaidia katika usafi wa mwili wa binadamu. Pia bafu ni sehemu muhimu katika maisha ya kila mtu. Kwani hutoa fursa ya kujitunza na kuondoa uchafu wa kila siku kwanjia ya usafi na afya bora. Ni sehemu inayosaidia mtu kupata raha na hali ya kuwa safi kimwili kila wakati.

Naam, jumatano ni siku ya tatu katika wiki kulingana na kalenda ya kawaida inayotumiwa kote duniani katika muktadha wa siku za kazi au ratiba. Jumatano huwekwa katikati ya wiki na mara nyingi huitwa pia siku ya katikati ya wiki kwa sababu inawekwa pengo kati katika ya mwanzo wa wiki na mwisho wa wake. Pia jumatano huchukua nafasi muhimu katika kupanga shuguli za kila siku kwani ni siku inayowezesha watu kuendelea na kazi au majukumu yao baada ya siku za mwanzo wa wiki kujiandaa kwa siku za mwisho wa wiki katika baadhi ya tamaduni na maeneo, jumatano inaweza kuwa siku yenye baada mikutano au shuguli maalumu za kijamii Jumatano ni sehemu ya mfululizo wa siku za wiki ambayo husaidia kupanga na kuendesha shuguli za kazi, elimu na maisha ya kijamii kwa mpangilio, unaoendelea na unaoworudiwa kila wiki.

Naam, makubaliano ni mchakato au matokeo ya watu wawili au zaidi kufikia mwafaka kuhusu jambo fulani ambapo pande zote zinafikiana na kukubaliana masharti, mashauri au maamuzi yaliowekwa. Makubaliano huanzishwa kwa ajili ya kutatua tofauti kupanga ushirikiano au kuanzisha mikataba inayolinda. Maslahi ya pande zote zinazohusika. Pia makubaliano yanaweza kuwa rasmi au yasiyo rasmi na hutegemea mawasiliano ya wazi kuelewana na imani katika pande zinazohusika mchakato wa kufikia. Makubaliano unahusisha mazungumzo majadiliano na mara nyingi marekebisho ili kuhakikisha kila mtu anapata haki au manufaa yanayo kubalika. Pia, makubaliano ni msingi muhimu katika mahusiano ya kijamii, biashara, siasa na nyanja nyingine nyingi kwa sababu huchangia utulivu, mshikamano na maendeleo kwa kuwezesha ushirikiano na kutatua migogoro kwa njia ya amani. Makubaliano ni kitu muhimu zaidi haswa kwenye jamii au unapokua kwenye sekta ya kuweza kuwa kufanya kazi au mnapotaka kuweza kuanzisha biashara, Makubaliano ni kitu muhimu zaidi.

Naam, chini ni neno linalotumika kuelezea sehemu au nafasi au mwelekeo wa kushuka au kupungua kutoka juu kuenda sehemu ya chini Linaashiria nafasi ya kijiografia muktadha wa mwili au hali ya kuwa katika kiwango cha chini ukilinganisha na sehemu nyingine katika matumizi ya luga, chini hutumika kuonyesha muelekeo daraja au kiwango cha vitu kulingana na nafazi ya yao katika muktatha wa eneo, hisia au hali fulani, neno hili li na umuhimu katika kueleza nafazi halisi au taswira ya kitu katika maisha ya kila siku. Vile vile neno chini ni muhimu katika kueleza mwelekeo nafasi na hali katika muktada wa nafasi na hisia. Vile vile hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku ili kufanikisha kuelewana kwa usahihi na ubora au kueza kuelewana kwa heshima.

Naam ushirikiano ni hali au mchakato wa watu vikundi au taasisi mbalimbali kushirikiana kwa pamoja kwa nia ya kufanikisha malengo au majukumu fulani ushirikiano unajumuisha kushirikiana kwa rasilimali maarifa nguvu na juhudi ili kupata matokeo bora kuliko ya takayo patikana kwa mtu mmoja au kundi moja pekee Pia katika muktadha wakijamii, biashara au taaluma, ushirikiano huchangia kuimarisha ufanisi, kukuza uelewano na kutatua changamoto kwa pamoja. Mchakato huo unahitaji mawasiliano mazuri, imani na dhamira ya pamoja kati ya pande zote zinazo shirikiana kueza kuezesha jambo hilo ili liweze kutimia. Pia ushirikiano ni muhimu sana katika kufanikisha maendeleo endelefu kuleta amani na kuongeza ubora wa maisha kwa kuleta nguvu za pamoja na kuondoa vikwazo vinavyowezesha au vinavyoweza kuwepo wakati wakazi au shughuli binafsi. Neno ushirikiano au kueza kushirikiana kwa pamoja ni kitu nambacho ni kizuri kwa sababu mnaweza mkaleta mabadiliko nambayo ni mabadiliko muhimu kwenye jamii.

Naam, hiko wapi ni swali linalotumika kuuliza kuhusu mahali au nafasi ya kitu mtu au jambu fulani. Hii ni swali la kijografia ambayo inayoonyesha nia ya kupata tarifa ya eneo halisi au muktadha wa kitu kinachoo ulizwa. Pia katika mawasiliano swali hili husaidia kupata mwanga kuhusu mahali ambapo jambo linapatikana, linatokea au linahifadhiwa. Na ni msingi wa kuelewa mazingira na kupata hatua zinasofaa kulingana na tarifa hiyo. Iko wapi ni swali muhimu sana katika mazungumzo na uchunguzi wa tarifa. Kwani hutoa mwelekeo kupata na kuelewa nafazi au eneo la jambo fulani kwa usahihi na kwa haraka au kuweza kulipata kwa ufanisi.

Naam, Mjomba ni neno linalotumika kumaanisha ndugu wa familia wa kiume yaani ni kaka wa msazi wa kiume yaani baba Pia katika tamaduni nyingi za kiafrika mjomba ana nafasi muhimu katika familia na jamii kwa ujumla Kwani huwa ni sehemu ya mtandao wa familia unaosaidia katika malezi ushauri na msaada wa kijamii Mjomba mara nyingi hulindwa na majukumu ya kuongoza au ya kuwa kiongozi mdogo au mshauri kwa watoto wa ndugu zao na anaweza pia kushiriki katika matukio mbalimbali ya kijamii kama sherehe, harusi na mazishi Hali hii inatokana na dhamani ya familia na mshikamano wa kijamii katika tamaduni nyingi Pia mjomba ni mtu wa karibu katika muktadha wa familia ambaye huchangia katika kuimarisha uhusiano wa familia na kusaidia katika malezi na maendeleo ya watoto wa familia hiyo ana mchango mkubwa katika kudumisha utamaduni na maadili ya familia na kueza kuunganisha familia ili iwe kitu kimoja na kuleta amani kwenye familia.

Tatizo ni hali au jambo fulani linalosababisha usumbufu, kikwazo au changamoto kwa mtu kundi au jamii na ambalo linahitaji ufumbuzi au njia ya kutilia au kulitatua kwa haraka tatizo linaweza kuwa la aina mbalimbali kimaisha, kifedha, kijamii, kiafya, kiufundi au kiakili au hata inaeza kuwa ni tatizo la kifamilia Pia linaathiri maendeleo, ustawi, au shughuli za mtu au taasisi tatizo linapotokea husababisha hali ya kutokuridhika au kushindwa kufanikisha malengo yaliyokusudiwa kupitia utambuzi wa tatizo mtu au kundi huanza kuchambua sababu zake na kutafuta mbinu za kufanikisha suluhisho ili kurejesha hali katika mwelekeo mzuri Pia, tatizo ni sehemu ya kawaida ya maisha ambayo inahitaji uangalifu, uvumilifu na ubunifu katika kutafuta njia za kubadilia au kukabiliana nalo kupitia shughuli matatizo kwa ufanisi. Mtu binafsi au jamii huweza kufanikisha maendeleo na kuboresha hali zao za maisha Vilevile kuweza kutatua matatizo na ambayo yanayowakumba au matatizo yanayotokea mara kwa mara.

Naam, soma ni tendo la kutumia macho au hisia nyingine kupata kuelewa na kufuasiri maandishi alama au taarifa zilizoandikwa au kuwasilishwa kwa njia ya mqandishi kusoma ni moja wapo ya ujusi muhimu sana unaomsaidia mtu kupata maarifa kuendeleza akili na kufanikisha shuguli mbalimbali za maisha kama elimu, kazi na mawasiliano na ambayo ni mawasiliano mazuri. Katika muktatha wa elimu, soma ni hatua ya msingi ya kujifunza ambapo mtu hupokea taarifa na kisha kuzichambua ili kupata maana na kuelewa kile kinachosomwa. Pia, kusoma pia kunaweza kuhusisha, kusoma vitabu, magazeti, ripoti au hata alama na ishara zinazopatikana katika mazingira mbalimbali. Soma ni kitendo kinachochangia kukuza akili maarifa na uwelewano au kuweza kuelewa mtu binafsi na ni msingi wa maendeleo katika nyanja mbalimbali za maisha. Kupitia kusoma, mtu anapokea elimu na taarifa zinazo msaidia kufanya maamuzi bora na kuleta mafanikio kwenye jamii au kwenye maisha yake binafsi.

Pakia ni tendo la kueka vitu katika sehemu fulani kwa mpangilio na utaratibu ili kurahisisha uhifadhi usafirishaji au matumizi baadaye Pakia lina weza kumaanisha kupanga mzigo, bidhaa au vitu vingine kwa njia inayorahisisha usafiri kuhifadhi au kufikia mahitaji maalumu katika muktadha wa, usafirishaji pakia ufanywa kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha usalama wa vitu na kuzuhia uharibifu. Katika maisha ya kila siku, pakia pia linaweza kumaanisha kupanga vitu vya nyumbani kama nguo au vifaa vingine kwa mpangilio mzuri ili kudumisha usafi na urahisi wa kupata vitu vinavyo hitajika. Pia pakia ni shuguli muhimu inayochangia ufanisi katika usimamizi wa vitu usafirishaji na utunzaji wa vifaa na husaidia kuleta mpangilio usalama urahisi katika matumizi ya kila siku ili kueza kupata fifaa maali ulipozipakia zipo salama na nzuri pia.

Naamu, gauni ni vazi la mavazi linalovaliwa hasaa na wa wanawake, linalotengenezwa kwa kitambaa cha aina mbalimbali na kuundwa kwa mtindo unauzingatia mapendeleo ya mtumiaji na muktadha wa matumizi, gauni linaweza kuwa la aina mbalimbali kulingana na muundo rangi na tukio linalotumika kama vile sherehe, kazi au burudani. Pia gauni huchangia katika kuonesha mitindo, hathi na utu wa mfaaji. Na pia hutowa faraja na ulinzi thidi ya hali ya hewa kwa watamaduni nyingi. Gauni ni sehemu muhimu ya utamaduni na muonyesho ya kijamii ambapo muundo wake unaweza kuonyesha hali za kitamaduni, dini au kikabila. Pia gauni ni sehemu ya mavazi yenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na matukio, maalum na hutoa nafasi ya kujieleza, kupitia mtindo, latha na maadili ya mvaaji. Gauni ni vazi nzuri linalopendwa, haswaa na wanawake au watoto wa kike.

Naam, kompyuta ni kifaa chakielektroniki kinacho undwa kwalengo la kuchakata taarifa na data kwa kasi na usahihi mkubwa wazaidi kuliko binadamu kompyuta hutumia mfululizo wa maagizo ya programu ili kufanya kazi mbalimbali kama kuhifadhi, kuandaa, kuchambua na kuwasilisha taarifa Pia kompyuta inasehemu kuu tatu vifaa vya ndani vina vyotekelezwa, AMRI, processor, vifaa vya kuhifadhi data na ambayo ni memory na vifaa vya kuingiza na kutoa taarifa ambayo ni input au output devices. Kwa kutumia kompyuta, watu wanaweza kufanya kazi hesabu, kuandika, kuwasiliana, kuendesha, biashara, kujifunza na burudani kwa ajili ya kidigitali. Pia, kompyuta ni zana muhimu sana katika maisha ya kisasa, ikisaidia kuongesa ufanisi, kuboresha mawasiliano na kuezesha maendeleo katika nyanja mbalimbali za teki teknolojia.

Naam, ofisi ni sehemu au jengo lililobuniwa kwa ajili ya kufanya kazi za kiutawala, biashara au shughuli nyingine za usimamizi. Ofisi hutoa mazingira rasmi yanayowezesha watu kufanya majukumu yao kwa umakini na kwa mpangilio unaowezesha ufanisi katika kutelekeza kazi mbalimbali Pia katika ofisi shughuli kama kupanga mikutano, kuandaa nyaraka, kuwasiliana na wateja na kusimamia raslimali hufanyika ofisi ni sehemu muhimu katika taasisi yoyote kwani ni kitovu cha shughuli za kila siku za kiutawala na biashara. Ofisi ni mazingira ya kazi yanayo changia katika kuwezesha usimamizi mzuri, mawasiliano bora na utekelezaji wa majukumu kwa njia inayo lenga kufanikisha malengo ya ya kishirika au mtu binafsi.

Chapisha ni tendo la kueka au kusambaza maandishi, picha habari au taarifa nyingine kwa umma kupitia vyombo mbalimbali kama vitabu, magazeti, mtandao au vyombo vya habari vya elektroniki Chapisho lina lengo la kuwafikia watu wengi kwa njia rasmi ili kutoa taarifa elimu burudani au ujumbe wa kijamii Tendo la kuchapisha linahusisha mchakato wa kuandaa kusahihisha na kuandikisha taarifa kabla ya kuisambaza. Kwa wasomaji au hadhira inayolengwa, chapisho linaweza kuwa la aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na magazeti, vitabu, majarida, tovuti au hata machapisho ya kidigitali. Chapisha ni njia muhimu ya mawasiliano inayosaidia katika kusambaza maarifa habari na maoni kwa jamii kwa ufanisi na kwa kiwango kikubwa. Linachangia pia katika kukuza elimu, kuongeza uelewa na kuhamasisha mabadiliko katika jamii na katika inchi.

Maziwa ni kitu cheupe kinachopatikana kutoka kwa ng'ombe au wanyama wengine wa maziwa na hutumiwa kama chakula cha lishe kwa binadamu. Maziwa ni chanzo muhimu cha virutubishi kama proteini, madini na vitamini. Ambavyo husaidia katika ukuwaji, ujenzi wa mifupa na kuimarisha afya kwa ujumla. Kwa kawaida maziwa hutumika kwa njia mbalimbali kama vile kunywa moja kwa moja kutengenezewa kwa jibini, mtindi au bidhaa nyingine za masiwa. Pia maziwa hutumika kwa kupika chai na ambao ni chai inaladha nzuri. Pia maziwa ni sehemu ya chakula muhimu hasa kwa watoto na watu wanaohitaji lishe bora kwa ajili ya ukuwaji wa afya na ambayo ni afya nzuri. Masiwa ni chakula chenye umuhimu mkubwa katika lishe ya binadamu na hutoa msaada mkubwa katika kudumisha nguvu afya bora na maendeleo mazuri ya mwili wa binadamu.

Naam, baruapepe ni huduma ya mawasiliano ya kidigitali inayoruhusu mtu kutuma na kupokea ujumbe wa maandishi, picha, nyaraka au faili nyingine kupitia mtandao wa internet. Baruapepe hutumiwa kama njia ya haraka na rahisi na yenye garama na fuu ya kuwasiliana kati ya watu binafsi, makampuni na taasisi mbalimbali. Huduma ya baruapepe inasehemu kuu zinazo njumuisha anwani ya mta mtumiaji, sehemu ya ujumbe na vifungu vya kuambatanisha faili. Baruapepe inaweza kutumika kwa madhumuni tofauti kama vile mawasiliano rasmi ya kibiashara, mafunzo, ushirikiano, wakikazi au mawasiliano ya kibinafsi. Pia baruapepe ni chombo muhimu katika mawasiliano ya kisasa, kinachangia, kuongeza, ufanisi kupunguza mudawa, kuwasiliana na kwezesha ushambashaji, watarifa kwa njia, huduma ya baruapepe inasehemu kuu zinazo njumuisha anwani ya mta mtumiaji, sehemu ya ujumbe na vifungu vya kuambatanisha faili.

Naam, chai ni kinywaji kinachopatikana kwa kuchanganya majani ya mimea wa chai ya liokauka na maji moto maziwa, mara nyingine huongezwa viambato kama sukari maziwa au viungo kwa ladha tofauti chai ni moja wapo ya vinywaji vinavyopendwa sana duniani na inaumuhimu mkubwa katika tamaduni mbalimbali kama kinywaji chakila siku au sehemu ya mazungumzo na mikutano. Kinyuaji hiki kina viambato vinavyo wezesha kuleta faida kiafya kama kuongeza nishati kusaidia mfumo wa mgegenyo wachakula na kutoa hisia za utulifu. Chai pia nisehemu ya mila na desturi katika jamii nyingi ambapo hutumika kuimarisha uhusiano wa kijamii. Kwa ujumla chai ni kinywaji chenye umuhimu wa kiafya kijamii na kitamaduni kinachochangia faraja na kuunganisha watu katika mazingira mbali mbali. Na mnaeza kuelewana kwa undani au mnaeza kuongelelea mambo na ambayo ni mambo muhimu ya kusaidia jamii au hata kusaidia nchi.

Naam, rahisi ni neno linalotumika kueleza jambo hali au kitu ambacho ni kwa urahisi kuelewa, kufanikisha au kutekelezwa bila ugumu mkubwa. Linaonyesha upatikanaji wa kitu kwa njia isio ya vikwazo au njia ambayo mtu anaweza kuifikia au kuitumia kwa haraka na bila shida zozote. Pia katika maisha ya kila siku kitu kinachoitwa rahisi huwa kinafaa zaidi kwa sababu kinapunguza muda nguvu na rasilimali zinazo hitajiwa ili kufanikisha jambo fulani rahisi pia huchangia kuongeza ufanisi na kurahisisha mawasiliano au shughuli mbali mbali. Pia neno rahisi ni sifa nzuri inayowezesha mambo kufanyika kwa njia nzuri ya haraka na bila matatizo hivyo kuchangia kurahisisha maisha na kuongeza tija katika shughuli za kila siku za binadamu au kuweza kurahisisha mambo na ambayo ni muhimu zaidi kwenye jamii au kwa familia.

Naam, tatu ni neno linalotumika kuonyesha idadi ya vitu au watu wa tatu katika hesabu au mfululizo wa vitu, linaashiria kiwango cha tatu katika mpangilio wa nambari na hutumika kueleza wingi wa vitu hatua au vipengele vinavyohusiana kwa namna fulani. Pia katika maisha ya kila siku neno tatu hutumika kuonyesha kiasi mpangilio au sehemu fulani na ni sehemu ya msingi ya mfumo wa hesabu unaotumika kueleza na kupanga mambo kwa usahihi. Vile vile neno tatu ni dhana ya msingi katika hesabu na mawasiliano na huchangia kuelewa kupanga na kuonyesha idadi au mwelekeo au matokeo au vile vile kukueza kuleta mwelekeo wa vitu katika mazingira mbalimbali ya maisha ya kisasa au maisha ya binadamu Neno tatu hutumika zaidi na lina maana tofauti tofauti kwenye maisha ya kisasa au kwenye vitu mbali mbali.

Naam, yai ni tissue lililo ndani la mfuko fulani linalotolewa na ndege au wanyama wengine wa wanyama wa kutaga mayai na linajumuisha sehemu inayoweza kuuza na kuendelea kuwa kiumbe kipya. Katika muktadha wa chakula yai ni chanzo muhimu cha proteini na virutubishi vingine vinavyosaidia katika lishe ya binadamu na kujenga afya. Pia, yai ni kitu au yai lina sehemu mbili kuu sehemu ya keki ambayo inayolinda na kueka viungo ndani na sehemu ya njano ambayo ni chanzo kikuu cha mafuta au virutubishi. Pia, yai hutumika katika kupika aina mbalimbali za vyakula na ni sehemu ya mzao muhimu katika sekta ya kilimo na chakula. Neno yai au yai ni chakula chenye dhamani kubwa na lenye, lishe bora na pia ni sehemu muhimu inayozunguka au mzunguko wa uzazi na wanyama wa kutaga mayai. Yai linachangia afya nzuri kuweza kuleta afya nzuri kwa binadamu, ukuwaji na uendeshaji wa mimea na wanyama katika mazingira mbalimbali. Yai ni muhimu zaidi kwa lishe ya binadamu na kutengeneza afya ya binadamu.

Naam, sema ni tendo la kutoa maneno maelezo au taarifa kwa kutumia lugha kwa lengo la kuwasiliana na wengine kupitia kusema mtu huweza kueleza hisia mawazo taarifa maelekezo au maoni katika mazungumzo au hotuba. Sema ni mojawapo ya njia kuu za mawasiliano ya binadamu na ina nafasi muhimu katika kuimarisha uhusiano wa kijamii. Pia katika mawasiliano kusema kuna hitaji lugha sauti na mara nyingine lugha ya mwili ili kufanikisha kuelewana kwa pande zote Pia kupitia sema mtu anaweza kumaanisha au kuhamasisha, kufundisha, kualika au hata kusawisha au kusawishisha watu wengine katika nyanja mbali mbali za maisha sema ni tendo la msingi katika mawasiliano ambalo linachangia katika kueneza, maarifa, kujenga uhusiano na kufanikisha malengo ya kijamii na kibinafsi.

Ushindani ni hali au mchakato ambapo watu makundi au taasisi mbalimbali wanapambana au kujitahidi kufanikisha malengo fulani ambayo mara nyingi yanahitaji raslimali na fasi au heshima ndogo ambayo haiwezi kugawanya kwa wote ushindani hubaki pale ambapo kuna mpango wa kufikia mafanikio au kupata kitu fulani ambacho kinadhamani na kinacho wavutia watu wengi. Katika mazingira ya biashara, michezo, elimu au hata maisha ya kijamii, ushindani huchangia kuleta, motisha kuboresha ubora wa huduma au bidhaa na kuhamasisha ubunifu. Hata hivyo, ushindani pia unaweza kuleta changamoto kama mvutano au mgongano Hivyo ni muhimu kuendeshwa kwanjia ya haki na heshima na kueza kuwa na heshima kuweza kuwaheshimu watu wengine au wale mnaopanga kuwa na ushindani nao Pia ushindani ni sehemu muhimu ya maendeleo na mafanikio kwa ni hutia watu au taasisi msukumo wa kufanya vizuri zaidi na kweza kufanya kazi kwa hekima Lakini pia unahitaji kusimamiwa vizuri ili kuepuka madhara yasio yasiohitajika au madhara na ambayo ni mabaya ya siyokuwa na heshima au madhara na ambayo yata yatatakayo haribu mipango yenyu au ya takayo haribu ule ushindani wenyu.

Ununuzi ni mchakato wa kununua bidhaa au huduma kwa malipo ili kupata matumizi au manufaa kwa mtumiaji au shirika. Ununuzi ni hatua muhimu katika shuguli za biashara na maisha ya kila siku ambapo mtu ana au taasisi hutumia fedha au rasilimali nyingine kununua vitu vinavyohitajiwa kama chakula, mavazi, vifaa, vya kazi au huduma mbalimbali. Katika ununuzi, kuna hatua mbalimbali kama kutambua mahitaji kuchagua bitha au huduma inayokithi mahitaji. Hayo, kufanya mamuzi ya bei au ubora na kufanya malipo, ununuzi mzuri unahitaji uangalifu uchambuzi na mara nyingine mazungumzo ili kuhakikisha dhamani bora kwa pesa zinazo tumika. Ununuzi ni shughuli ya msingi inayochangia katika kurahisisha maisha, kuwezesha shughuli za kiuchumi na kuhakikisha upatikanaji wa vitu na huduma muhimu kwa watu binafsi na taasisi. Ununuzi ni kitu na ambacho ni muhimu saidi haswa mnapokuwa mnunua vitu vile, mnaeza kuangalia ubora wa vitu vile au kuweza kujua bei ya vitu vile kabla ya kuweza kufanya ununuzi.

Mkono ni sehemu ya juu ya mwili wa binadamu au wanyama inayo toka kwenye bega na kumaliza kwa vidole mkono unatumika kwa ajili ya kushika, kugusa, kuandika, kuendesha vifaa na kufanya shughuli nyingi za kila siku zinazohitaji ustadi na nguvu mkono ni kiungo muhimu kinacho rahisisha mawasiliano kazi na mikono vile vile ni shughuli za kujilinda. Katika mwili wa binadamu mkono una mifupa, misuli na viungo vina vyomwezesha kufanya mienendo mbalimbali kwa usahihi na kwa nguvu tofauti. Mkono pia ninjia ya kuonyesha hisia na mawasiliano ya lugha ya mwili kama vile kukumbatia kuonyesha ishara au kuonyesha hisia za furaha, huzuni au hofu. Mkono ni sehemu muhimu sana ya mwili inayosaidia katika kutekeleza majukumu au shuguli nyingi za maisha kutoa msaada wakijamii na kuwezesha mawasiliano ya aina mbalimbali.

Naam, faili ni kifaa au sehemu ya kuhifadhi taarifa, nyaraka, picha au data nyingine kwa mpangilio maalum ili iweze kupatikana na kutumiwa baadaye kwa urahisi faili inaweza kuwepo katika mfumo wa kimwili kama vile karatasi au hifadhi ya kielektroniki kama kwenye kompyuta, simu au vifaa vingine vya kidigitali katika muktatha wa teknolojia, faili ni kundi la data linaloandaliwa kwa mfumo unaoruhusu kuhifadhi na kufikia taarifa fulani kwa haraka na kwa usahihi faili zinaweza kuwa za aina mbali mbali kama maandishi, picha, sauti, video au programu Pia, faili ni sehemu muhimu katika usimamizi wa taarifa na nyaraka kwa kwani husaidia kupanga, kuhifadhi na kufanikisha ufikivu wa taarifa kwa wakati unahitajika, hivyo kuongeza ufanisi katika kazi na mawasiliano, kufanya mawasiliano yawe rahisi. Pia unapohifathi faili zako vizuri inakuwa rahisi kuweza kuzipata kwa haraka na kuweza kuzitumia wakati unaostahili.

Huduma ni kitendo, msaada au shuguli zinazotolewa na mtu, shirika au tasisi kwa lengo la kusaidia, kurahisisha au kutatua mahitaji ya mteja au jamii. Huduma zii baadhi za kuonekana au kuguswa moja kwa moja, bali ni matendo yanayo, salisha manufaa kwa mpokeaji wake. Huduma zinaweza kuwa katika nyanja mbalimbali kama afya, elimu, ushauri, mawasiliano, biashara na mengineo. Ubora wa huduma hutegemea ufanisi wa utoaji wake, jinsi wanavyopata, kuridhika au kuweza kuridhisha wateja na uwezo wa kutatua changamoto au mahitaji ya liopo. Pia, huduma ni sehemu muhimu katika maisha ya kila siku na uchumi wa jamii kwa kuchangia, kuboresha maisha, kuongeza tija au kuleta maendeleo endelefu kupitia utoaji wa msaada au suluhisho kwa mahitaji ya watu au taasisi mbali mbali. Huduma ni kitu na ambacho ni kizuri, unaeza ukatoa huduma kwa watu wasio jiweza ili kweza kuwapa fedha, vyakula, mavazi, na maji mazuri au kuweza kuwawekea vifaa vya afya kule kwao.

Naam, usimamizi ni mchakato wa kupanga kuongoza kuratibu na kuthibiti rasilimali mbali mbali za shirika au taasisi ili kufanikisha malengo yaliowekwa kwa urahisi na ufanisi rasilimali hisi zinaweza kuwa watu, fedha, fifaa au taarifa usimamizi una unahusisha kuandaa mikakati, kueka vipa umbele, kutelekeza maamuzi na kufuatilia maendeleo ya shughuli mbali mbali katika mazingira ya kazi, usimamizi ni muhimu kwa kuhakikisha kwamba kila sehemu inafanya kazi kwa mpangilio mzuri rasilimali zinatumika vyema na kuchangamoto zinatatuliwa kwa wakati unaostahili Pia usimamizi mzuri huchangia kuleta maendeleo, kuboresha tija na kuhakikisha ustawi wa taasisi au shirika vile vile usimamizi nikipengele msingi katika mafanikio ya shughuli yoyote Kwani huleta manufaa au huleta kitu nambacho nikizuri na kuleta malengo au kutekele saji na kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali ili kufanikisha matokeo ya nayotakiwa.

Naam, mara kwa mara ni methali au kifungu cha lugha kinachoeleza tukio, tendo au hali inayojirudiarudia kwa kipindi cha kawaida au kwa mfululizo wa nyakati zisiso na mpangilio mkubwa inamaana ya kufanya jambo hilo mara nyingi au kwa wakati uliobainishwa au kwa kawaida bila kuacha kwa muda mrefu katika matumizi ya kila siku, mara kwa mara hutumiwa kueleza matukio yanayotokea, wakurudia kama vile kuangalia, kusafisha au kufanya kazi fulani ili kuhakikisha mali au hali matukio fulani yanadumishwa, hali hii huchangia kudumisha ubora, usalama au ufanisi katika shughuli mbalimbali. Mara kwa mara ni dhana inayohusiana na uendelevu na usahihi wa matendo au tukio fulani na ni muhimu katika kupanga ratiba kuthibitisha hali na kufanikisha malengo katika nyanja tofauti za maisha.

Blu ni rangi inayojulikana kwa unyevunyevu wake na ni moja ya rangi kuu katika mzunguko wa rangi Rangi hii huashiria hali ya utulivu, utulivu wa akili na mara nyingi huunganishwa na anga na maji blu huonekana kama rangi yenye mvuto wa hali ya juu na hutumiwa sana katika sanaa mitindo na usanifu wa vitu mbalimbali katika tamaduni tofauti blu inaweza kuashiria hisia kama amani, hofu au hata huzuni Lakini pia ni rangi inayopendwa na wengi kutokana na uhusiano wake na maumbile na mazingira blu hutumiwa pia katika bendera, mavazi na bidhaa mbalimbali kama alama ya utambulisho au mtindo Rangi ya blu ni rangi yenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na hutoa athari za kwa kisaikolojia na kijamii zinazochangia katika mawasiliano na muundo na hisia za watu wengi.

Ubunifu ni uwezo wa kutumia mawazo, fikra na njia mpya katika kuunda, kubuni au kutatua changamoto kwa njia tofauti za kipekee. Ni mchakato wa kuzalisha mawazo mapya, bidhaa au suluhisho ambazo hazikuwapo hapo awali au kuboresha yaliyopo kwa njia ya kipekee. Ubunifu unahusisha fikra za ubunifu, majaribio na matumizi ya raslimali kwa njia isiyo ya kawaida ili kufanikisha maendeleo katika nyanja mbalimbali kama sayansi, sanaa, biashara teknolojia na maisha ya kila siku. Ni kipengele muhimu kinachochangia ukuwaji wa kijamii na kiuchumi kwa kuleta maboresho na suluhisho mpya. Pia ubunifu ni nguvu ya mabadiliko na maendeleo ikichochea uvumbuzi na kutoa fursa za kufanikisha mambo kwa njia bora za kipekee na zenye tija kwa jamii na mtu binafsi.

Naam, jua kali ni neno linalotumika kueleza sekta ya biashara ndogo ndogo haswa sekta ya biashara za vyuma Hasa ile inayofanyika kwa mikono na kwa nguvu za mtu binafsi au vikundi vidogo bila kutumia teknolojia kubwa na au tija kubwa sekta ya jua kali ni sehemu muhimu katika uchumi, wa nji, nyingi, hasa za Afrika, kwani hutoa ajira kwa watu wengi na kuchangia katika maisha ya kila siku kwa kutua, bidhaa na huduma mbali mbali. Pia biashara za jua kali hujumuisha shughuli kama ujenzi wa bidhaa ndogo, uukarabati, ushonaji, uandaaji, wa chakula na huduma nyingine zinazofanywa kwa kiwango kidogo na mara nyingi kwa mtaa au kijiji. Ingawa ni ndogo, sekta hii ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa vijiji na mji. Pia, juakali ni mfumo wa biashara unaowezesha watu kupata kipato kwa njia za mbunifu na za haraka ukichangia katika kupunguza umasikini na kukuza maendeleo ya jamii kupitia juhudi za binafsi na ushirikiano wakaribu.

Fursa ni hali nafasi au mwendo unaotolewa kwa mtu kikundi au tasisi kufanya jambo fulani ambalo linaweza kuleta manufaa maendeleo au mafanikio fursa huweza kuja kama matukio ya kujifunza kupata kazi kuanzisha biashara au kushiriki katika shughuli mbalimbali zinazochangia ustawi wa mtu au jamii fursa hutoa uwezekano wakuboresha maisha kukuza ujuzi au kufanikisha malengo yaliyowekwa mara nyingi fursa huambatana na changamoto na inahitaji uamuzi wa busara na juhudi ili kuitumia kikamilifu Kwa hivyo mtu ana au tasisi inahimizwa kutambua na kuchukua fursa zinazotokea au zinazojitokeza ili kufanikisha mafanikio Pia fursa ni msingi wa maendeleo na mafanikio kwa kutoa njia au nafasi ya kuboresha halia ya mtu au jamii kwa kutumia raslimali na uwezo uliopo kwa njia bora na yenye tija.

Naam, binamu ni mtu ambaye ana uhusiano wa familia na mtu mwingine kwa njia ya ndugu wa wazazi, yaani ni mtoto wa ndugu wa baba au mama wa mtu. Binamu ni sehemu ya mtandao wa familia ambao, huchangia katika kusaidia, kuungana na kudumisha uhusiano wa karibu katika ya familia kubwa na kuleta amani inayostahili. Katika tamaduni nyingi binamu hulindwa na majukumu ya kusaidia katika matukio mbalimbali ya kijami kama sherehe, mikutano ya familia na malezi ya watoto. Uhusiano huu huchangia mshikamano wa kijamii na kuhifadhi maadili ya familia na utamaduni. Pia binamu ni ndugu wa familia ambaye hutoa msaada wa kijamii na kihisia na anamchango muhimu katika kuimarisha uhusiano wa familia na kudumisha uridhi wa maadili na mila za kifamilia na kueza kuleta familia pamoja ili kueza kukaa kwa nguvu moja au kueza kukaa kwa njia inayostahili.

Na'am, maendeleo ni mchakato wa kuboresha hali ya maisha ya watu au jamii kwa nyanja mbalimbali kama kiuchumi, kijamii, kisiasa na kiutamaduni Pia maendeleo huashiria mabadiliko chanya yanayolenga kuongeza ustawi tija na ubora wa maisha kwa kutoa fursa zaidi za ajira, elimu, afya na huduma nyingine muhimu mchakato wa maendeleo unahusisha hatua za kupanga kutelekeza sheria au sera na kuimarisha raslimali za watu na mazingira ili kufanikisha malengo ya kuondoa umaskini, kuleta usawa na kuhakikisha usalama wa maisha. Maendeleo ni endelefu pale ambapo ukuwaji wa kiuchumi unazingatiwa pamoja na ulinzi wa mazingira na ustawi wa kijami. Pia maendeleo ni msingi wa kubadilisha jamii na maisha ya watu kwa njia ya kuboresha mazingira yao, kuongeza fursa na kufanikisha mustakabali, mzuri wenye tija na ustawi kwa vizazi vya sasa na vijavyo au vizazi vya kesho au vile kuweza kuimarisha siku zao za usoni.

Saba ni neno linalotumika kuonyesha idadi ya vitu au watu saba katika hesabu au mfululizo wa vitu. Linaashiria kiwango cha saba katika mpangilio wa nambari au na hutumika kueleza wingi wa vitu hatua au vipengele vinavyohusiana kwa namna fulani. Katika maisha ya kila siku, neno saba hutumika kuonyesha kiasi nafasi au sehemu fulani. Na ni sehemu ya mfumo wa hesabu unaotumika kueleza na kupanga mambo kwa usahihi. Saba ni dhana ya msingi katika hesabu na mawasiliano na huchangia kuelewa, kupanga na kuonyesha idadi au mwelekeo wa vitu katika mazingira mbalimbali ya maisha ya sasa. Neno saba hutumika kwenye vitu vingi na hutumika mahali kwingi kwa kuwa ni njia ya kuhesabu au ni hesabu pia.

Naam, Julai ni mwezi wa saba katika kalenda ya Gregorian, ambayo ni kalenda inayotumika zaidi duniani kwa sasa. Julai ina siku thelathini na moja na huangukia katika msimu wa kiangazi katika sehemu kubwa za dunia kama vile kanda za kaskazini. Pia mwezi wa julai una umuhimu katika shughuli mbalimbali kama vile kilimo, sikukuu na matukio ya kijamii na kitaifa. Katika maeneo mbalimbali kwa mfano, katika baadhi ya nchi, julai ni mwezi wa mapumziko au sherehe mbalimbali za kitaifa. Julai ni mwezi wa mwaka unaochangia katika kupanga ratiba za maisha, kazi na sherehe kwa watu na jamii mbalimbali duniani. Julai ni mwezi na ambao watu huweza kujipanga vizuri au kueza kuanda mambo na ambao watakayoyafanya au kueza kueka mipangilio yao na ambayo watakayoitelekeza.

Naam kwa hakika ni methali au kifungu cha lugha kinachoonyesha uhakika ukweli na kuthibitishwa kwa jambo fulani inatumika kuonyesha kuwa kitu kinaelezwa au kinadhibitishwa bila shaka na kinatambulika kama kweli au halisi bila upotoshaji Pia katika mazungumzo kwa hakika hutoa msisitizo wa imani, uaminifu na usahihi wa taarifa au maoni yanayosemwa hutumika pia kuonyesha mshikamano na kuimarisha hoja au kauli. Vilevile kwa neno kwa uhakika ni neno linaloashiria ukweli au udhibitisho na hutumika kuonyesha uzito na kuonyesha kwamba jambo linatambulika kama sahihi na halisi katika muktadha wa mawasiliano. Neno kwa hakika linatumika mahali kwingi kwa kueza kuhakikisha kitu kipo sawa au kitu kiko salama.

Naam, programu ni mpango au seti ya maagizo yaliyoandikwa kwa lugha ya kompyuta ambayo, hutumiwa kuendesha au kutekeleza kazi fulani kwenye kompyuta au kifaa cha kidigitali. Programu hutoa mwongozo wa hatua kwa hatua, inayoelekeza vifaa vya kompyuta, jinsi ya kushughulikia data, kufanya hesabu, kuonyesha taarifa au kutatua matatizo mbalimbali. Programu inaweza kuwa rahisi kama programu ndogo za kufanya kazi moja au tatu kama programu za mfumo wa uendeshaji zinazodhibitisha au zinazodhibiti kompyuta nzima Programu hutumika katika nyanja mbalimbali, ikiwemo, biashara, elimu, burudani, mawasiliano na teknolojia ya habari Pia programu ni msingi muhimu katika matumizi ya teknolojia ya kisasa Kwani hutoa uwezo wa kufanya kazi nyingi kwa ufanisi, kuimarisha usimamizi na kuleta maendeleo katika maisha ya kila siku Kupitia matumizi ya kompyuta na vifaa vingine vya kidigitali.

Naam, bustani ni eneo lililopangwa na kuwekwa miti, maua na mimea mingine kwa madhumuni ya kupamba, kupumzika au kufurahia mazingira ya asili. Bustani inaweza kuwa ndogo au kubwa na mara nyingi hutengenezwa kwa mpangilio maalum, unaolenga kuleta uzuri utulivu na uhai katika mazingira yake. Bustani hutoa nafasi starehe, michezo na mazoezi kwa watu Pia ni sehemu muhimu kwa mazingira kwa kusaidia kupunguza joto kusafisha hewa na kuhifadhi viumbe mbalimbali katika jamii bustani huchangia kuongeza ubora wa maisha kwa kutoa mahali pakupumzika na kuungana na asili Pia bustani ni sehemu ya mazingira inayochangia afya furaha na ustawi wa watu kwa kutoka au kutowa mazingira mazuri na yenye utulivu wa kuishi na kufurahia vizuri kuweza kujistarehesha pale kwenye bustani hile.

Naam manjano ni rangi yenye mgao mkali inayopatikana kati ya rangi ya njano na rangi ya machungwa katika mzunguko wa rangi ni rangi yenye mwangaza mkubwa na mara nyingi uashiria hisia za furaha matumaini na nguvu manjano ni rangi inayovutia macho na hutumiwa sana katika sanaa, mitindo na matangazo kwa ajili ya kuvutia hisia na kuleta mwangaza katika tamaduni mbalimbali manjano huchaguliwa kwa rangi ya nguvu mwanga na hata utulivu na inaweza kuashiria ubunifu na ubunifu wa mtu binafsi manjano pia hutumika kama alama ya tahadhari au kuonyesha jambo muhimu kwa sababu inavutia na inapatikana kwa urahisi. Pia manjano ni rangi yenye umuhimu mkubwa katika mawasiliano ya rangi ikitoa hisia za furaha matumaini na msukumo katika mazingira mbalimbali ya maisha na kazi. Manjano ni rangi nambayo ni rangi inayovutia zaidi na ni rangi sawa kuweza kuitumia mahali popote unapotaka.

Naam, timu ni kundi la watu waliounganishwa kwa lengo la pamoja la kufanikisha kazi malengo au shughuli fulani. Kila mshiriki wa timu anajukumu maalum na huchangia kwa uwezo wake ili kuhakikisha mafanikio ya jumla ya kundi hilo. Timu huweza kuwepo katika mazingira mbalimbali kama michezo, kazi, elimu au shughuli za kijamii. Katika timu ushirikiano, mawasiliano na mshikamano ni muhimu sana ili kuhakikisha kila mtu anafanya sehemu yake kwa ufanisi na malengo ya timu yanatimizwa. Timu yenye nguvu huongeza ufanisi na ubunifu kwa kutoa mawazo tofauti na kutumia uwezo wakiakili au mtu kwa mtu pamoja. Pia timu ni gunzo muhimu katika kufanikisha miradi na shughuli mbalimbali kwani hutowa nguvu ya pamoja mawazo mapya na usaidizi wa kijamii unaochochea mafanikio kwa pamoja. Mnapokuwa na timu nzuri mnaweza mukafanikisha mambo mengi na mambo makubwa ya kueza kusaidia jamii na familia.

Naam, kipanya ni mnyama mdogo aliye kwenye kundi la wanyama wanaojulikana kama panya. Kipanya ni mnyama mwenye manyoya, miguu minne na masikio makubwa kwa ukubwa wa kichwa chake. Hupatikana katika maeneo mbalimbali ya dunia na mara nyingi huishi karibu na makazi ya watu au maeneo ya msitu mikubwa. Kipanya ni mnyama anayejulikana kwa ufanisi wake wa kuishi katika mazingira magumu na mara nyingi huchukuliwa kama mdudu au mchangiaji wa uharibifu wa chakula, vifaa au mali nyingine Hata hivyo kipanya pia ni sehemu ya mnyororo wa maisha au hutoa mchango katika mazingira kwa kuwa chakula kwa wanyama wengine Pia kipanya ni mnyama mdogo mwenye umuhimu wa kiikolojia lakini pia mchangiaji wa changamoto katika mazingira ya binadamu.

Naam, mkono ni sehemu ya mwili inayotoka kwenye bega ya binadamu au wanyama wengine na kuishia kwa vidole. Mkono una mifupa, misuli na viungo vinavyomruhusu mtu au mnyama kufanya shughuli mbalimbali za kila siku. Kama kushika, kuandika, kuendesha vifaa na kufanya kazi za mikono zinazohitaji, stadi na nguvu. Pia mkono ni kiungo muhimu sana kinachosaidia katika mawasiliano ya lugha ya mwili, hisia na utekelezaji wa shughuli mbalimbali zinazohitaji usahihi na umakini. Kupitia mikono, mtu anaweza kujieleza kusaidia wengine na kufanya kazi zinazochangia maendeleo ya maisha ya kila siku. Vile vile mkono ni sehemu muhimu ya mwili inayorahisisha shughuli nyingi za maisha kuwasiliana na kutoa msaada wa kijamii na kuhisia kwa watu wengine.Mkono ni kitu na ambacho ni cha maana zaidi kwenye maisha ya binadamu.

Naam kusini ni moja ya mwelekeo ya dunia inaopakana na kaskazini ni mwelekeo unaoelekea upande wa chini kwenye ramani za kawaida na mara nyingi hutumika kueleza sehemu au mwelekeo wa eneo fulani Ukizingatia mwelekeo wa kaskazini kama msingi Pia kusini hutumika katika mwelekezo ya geografia usafiri na muktadha wa kila siku ili kueleza mahali au mwelekeo wa vitu, watu au matukio katika dunia, kusini huashiria upande wa dunia unaopatikana mbali na mkoa wa kaskazini na ni mwelekeo wa maeneo kama Afrika kusini, Australia na sehemu za kusini wa Amerika Pia neno kusini ni mwelekeo muhimu katika uwelewa wa mahali na muktadha wa geografia na hutumika kama kielekezi katika kupanga kusafiri na kuelekea mazingira ya dunia.

Naam, meza ni samani inayotumika kama sehemu ya kuweka vitu, chakula au kazi, na huwa na uso wa ghorofa, unaunganisha na miguu au gunzo inayoinua juu ya sakafu. Meza hutumika katika nyanja mbalimbali kama nyumba, ofisi, shule na mikutano kwa ajili ya shughuli kama kula kuandika au kufanya kazi. Meza inaweza kuundwa kwa vifaa tofauti kama mbao, chuma, plastiki au mchanganyiko wa vifaa mbalimbali na hutengenezwa kwa ukubwa na umbo tofauti kulingana na mtumizi au matumizi yake. Meza hutoa nafasi ya kurahisisha shughuli za kila siku kwa kuwezesha kupanga na kuhifadhi vitu kwa mpangilio mzuri. Neno pia meza, ni samani muhimu inayochangia utulivu, ufanisi na mpangilio katika mazingira ya kazi, nyumbani na sehemu nyingi za matumizi mbali mbali.

Kushindwa ni hali au matokeo ya kutoweza kufanikisha lengo malengo au matarajio yaliowekwa katika jambo fulani kushindwa huashiria kutofanikisha kile kilicho kusudiwa na mara nyingi husaba husambaratika na changamoto vikwazo au makosa ambayo yamesababisha kuharibika wa juhudi au mipango katika maisha kushindwa ni sehemu ya kawaida ya mchakato wa kujifunza na kukua kimaisha na kujiendeleza vizuri kwani hutumia uzoefu huo kama somo la kuboresha binu na kuongeza juhudi kwa mara nyingine Ingawa kushindwa kunaweza kuleta huzuni au kukatisha tamaa, pia kueza kushusha motisha. Pia kuna nafasi ya kujifunza na kuimarika ili kufanikisha mafanikio yajayo. Kushindwa ni tukio ambalo linaweza kuwa changamoto lakini pia ni fursa ya kujifunza kubadilika na kuendelea mbele kwa hekima na nguvu zaidi katika kufanikisha malengo na ndoto za binadamu au ndoto za kibinafsi.

Kahawa ni kinywaji kinachotengenezwa kutokana na kuchemsha maji pamoja na mbegu za kahawa, zinazopakiwa na kupikwa kwa njia tofauti, kahawa ni moja wapo ya vinywaji vinavyopendwa sana duniani na hutumiwa kwa ajili ya kuamsha hisia za uamsho, kuongeza nishati na kuboresha umakini wa mtu na kutoa baridi Pia mbegu za kahawa zinatokana na mimea mmea wa kahawa na aina zake zinajulikana kama Arabic na Robusta. Kahawa hutoa ladha yenye utofauti kulingana na aina ya mbegu maeneo ya kilimo na njia za utayarishaji wa kahawa. Pia kahawa ina viambato kama kafeini ambayo huadhiri mfumo wa nefa au hutoa hisia ya kuchochea. Kahawa ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa watu wengi ikichangia katika maisha ya kijamii biashara na tamaduni mbalimbali duniani. Kuleta joto mwilini iwapo kuna baridi kali au wakati wa msimu wa baridi kueza kutumia kahawa ndiyo njia nzuri ya kueza kueka mwili wako ukiwa na joto.

Naamu, baba ni mtu wa kiume ambaye ni mzazi wa mtoto wa au watoto na ana nafasi muhimu katika familia na jamii, baba hu hutunza kulea na kuelewa watoto wake kwa kuwapatia malezi mafunzo na ulinzi katika muktadha wakijamii na kitamaduni. Baba mara nyingi huchukuliwa kama kiongozi wa familia na mlinzi wa maadili na maamuzi muhimu. Baba anajukumu la kuwasaidia watoto kukuza uwezo wao kuwapatia msaada wa kifedha na kihisia na kuwa mfano wa kuigwa katika maisha uhusiano katika ya baba na watoto ni wakipekee na huwadhiri maendeleo ya watoto kwa ujumla. Pia baba ni mtu muhimu sana katika maisha ya familia akiendesha majukumu ya malezi msaada na uongosi ambao unachangia ukuwaji na ustawi wa watoto na jamii kwa jumla.

Naam kinywaji ni chochote kinachotumiwa kwa kunywa. Ikiwa ni maji vinywaji vya ladha kama juisi soda kahawa chai au vinywaji vyenye viambato kama pombe kinywaji husaidia kutoa unyefu mwilini kuondoa kiu na mara nyingine hutoa nishati au virutubishi vinavyohitajika kwa afya. Kinyuaji kina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Kwani husaidia kueka mwili katika hali bora, kuimarisha mfumo wa mgegenyo na kuboresha ufanisi wa shughuli za binadamu vinywaji vinaweza pia kuwa sehemu ya tamaduni, maadhimisho au burudani katika jamii mbalimbali Kinywaji ni sehemu muhimu ya maisha na lishe, kinachochangia, afya, faraja na ustawi wa mtu kwa njia mbalimbali Kinywaji ni kitu na ambacho kinaeza kikaleta familia pamoja au jamii pamoja kueza kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na maelewano na ambayo ni maelewano yatakayowasaidia au kueza kusaidia jamii.

Naam, oktoba ni mwezi wa kumi katika kalenda ya Gregorian, unaojumuisha siku thelathini na moja, oktoba huangukia katika msimu wa vuli katika maeneo ya kaskasini ya dunia, na katika maeneo ya kusini ni mwanzo wa msimu wa majira ya joto. Mwezi huu ni muhimu kwa matukio mbalimbali ya kijami, kisiasa na kitamaduni katika sehemu nyingi duniani kwa mfano oktober huathimishwa kwa siku za maathimisho kama Halloween katika baadhi ya tamaduni na pia ni wakati wa maonyesho ya mazao katika baadhi ya maeneo. Neno Oktoba ni mwezi au Oktoba ni mwezi wa mwaka unaochangia kupanga ratiba za shuguli mbalimbali za maisha tamaduni na biashara katika jamii mbalimbali duniani. Oktober ina maana mingi na inamaadhimisho na ambayo ni mengi maadhimisho muhimu muhimu na ambayo ni maadhimisho ya siku kuu na ambazo ni muhimu kwenye maisha ya binadamu.

Futa ni tendo la kuondoa kufuta au kuondokana na kitu fulani kwa njia ya kusafisha kufuta alama, kuondoa makosa au kuondoa taarifa zisisohitajika Futa hutumika katika muktadha mbalimbali kama kusafisha uso au wa kitu kufuta maandishi au picha kwenye uso wa karatasi au skrini au kuondoa vitu visivyohitajika ili kufanya mazingira kuwa safi au salama Tendo la kufuta lina umuhimu katika kuhakikisha usahihi, usafi na utaratibu katika kazi mawasiliano na maisha ya kila siku Pia kufuta kunaweza kuwa hatua ya kurekebisha au kuondoa makosa ili kuboresha hali au matokeo Futa ni kitendo kinachosaidia katika kusafisha, kurekebisha na kuboresha mazingira taarifa au vitu vingine kwa lengo la kufanikisha usahihi, usafi na kueza kufanya mambo yao hayo yawe na ni mambo na ambayo ni muhimu na ni mambo mazuri.

Changanua ni tendo la kuchunguza, kugawanya au kutathmini jambo fulani kwa makini ili kuelewa sehemu zake, sifa au maelezo yake kwa kina zaidi, kuchanganua hutoa.

Naam, kituo ni mahali au eneo maalum ambalo hufungamana na shughuli fulani za kijamii, kiuchumi au kiutalii. Kituo kinaweza kuwa sehemu ya makusanyiko ya watu au mkusanyiko wa watu. Huduma au rasilimali zinazotumiwa kwa ajili ya kusafirisha watu kuhamisha bidhaa kutoa huduma za afya, elimu au mawasiliano. Katika muktadha wa usafiri, kituo ni sehemu ambapo magari kama basi, treni au ndege hukusanyika kwa ajili ya kupakua na kupakia abiria na mizigo. Kituo cha huduma linaweza au kinaweza kuwa hospitali, shule au ofisi ambapo huduma maalumu hutolewa kwa umma. Pia kituo ni sehemu muhimu inayochangia kurahisisha mawasiliano usafiri na upakiaji wa huduma mbalimbali kwa watu na jamii kwa ujumla.

Naam neno hakuna shida ni methali au kifungu cha lugha kinachoelezea hali ya kutokuwepo na matatizo changamoto au wasiwasi katika jambo fulani inatumika kuonyesha utulivu kuridhika au kuonyesha kwamba kila kitu kiko sawa bila shida yoyote inayoweza kuleta usumbufu katika mawasiliano ya kila siku, usemi huu hutumiwa kama jibu la kuonyesha uvumilivu, kuridhika au kupuuzia matatizo madogo madogo ili kuendelea kwa mazungumzo au shughuli kwa utulivu na amani. Pia hakuna shida ni kauli inayobeba maana ya amani, usalama na hali ya furaha ambapo mtu anaonyesha kuwa mambo yake yako sawa hakuna tatizo lolote la wasiwasi au mshikamano unaomsumbua.

Naam, koti ni aina ya nguo ya juu inayovaliwa kwa ajili ya kutoa kinga dhidi ya baridi Mvua au hali nyingine za hewa. Na pia hutumika kama sehemu ya mavazi ya hadhi au mtindo. Koti huwa na mikono mirefu, vifungo na mara nyingine huvaliwa juu ya shati au fulana ili kuongeza joto na muonekano mzuri koti inaweza kutengenezwa kwa aina mbalimbali za vifaa kama sufu, denim, ngozi na vitu vingine. Na hutumiwa katika mazingira tofauti kuanzia kazi, shule, sherehe au shughuli za kila siku Pia koti huwa na mtindo tofauti unaoendana na wakati mahitaji na ladha ya mavasi ya mtu Pia koti ni nguo muhimu inayotumika kinga au inayotoa kinga faraja na mtindo na ni sehemu ya mavazi inayochangia katika kulinda mwili na kuonyesha haiba au hadhi ya mvaliaji au mtu anayevaa.

Naamu, mguu ni sehemu ya chini ya mwili wa binadamu au wanyama inayotumika kwa kusongea, kusimama na kusukuma mwili wakati wa kutembea, kukimbia au shuguli nyingine za mwili. Mguu una mifupa, misuli, mishipa ya damu na neva ambazo huwezesha nguvu kusawa na harakati. Kwa binadamu, mguu unajumuisha sehemu kama paja, goti, kiwiko cha mguu na vidole vya mguu. Mguu ni kiungo muhimu sana kwa maisha ya kila siku kwani unasaidia katika kusafirisha mwili kutoka sehemu moja kwenda nyingine na pia kuchukua mzigo au uzito wa mwili. Mguu ni sehemu muhimu ya mwili inayochangia mwendo usawa na utegemezi wa shuguli mbali mbali za kila siku zinazohitaji nguvu na ustamilifu. Miguu ya mtu au miguu ya kitu chochote ni kitu na ambacho ni kiungo muhimu zaidi na mtu anapaswa kuzingatia kuweza kutunza miguu yake kwa njia nzuri.

Naamu, saa ngapi ni swali linaloulizwa kuuliza wakati wa saa au muda fulani katika siku Hii swali hutumika kupata taarifa kuhusu saa ikiwa ni saa za mchana usiku au wakati mwingine maalumu unahohitajika kwa shughuli au ratiba katika mawasiliano ya kila siku, kuuliza saangapi usaidia kupanga shughuli, kufuatilia muda na kuhakikisha mtu anajua muda sahihi wa kutelekeza shuguli fulani. Swali hili lina umuhimu mkubwa katika kupanga ratiba, mikutano na shuguli za kila aina. Vile vile, neno saangapi ni swali la msingi linalo saidia kuelewa na kuthibiti muda wa kwa ufanisi katika maisha ya kila siku. Unapojua muda au saa ni sangapi, unaeza ukafanya mambo yako kwa utaratibu, iwapo saa zimekwenda haraka, unaeza kuharakisha kazi zako na kueza kusi maliza kwa wakati unaostahili au kwa wakati mzuri.

Mashua ni chombo kidogo cha majini kinachotumika kusafiri au kufanya shuguli mbalimbali majini kama kuvua samaki usafiri wa watu au mizigo na michezo ya maji. Mashua inaweza kuwa ya aina tofauti kulingana na ukubwa, malengo na aina ya maji inayotumika kama mito, maziwa, bahari au sehemu nyingine za maji. Mashua hutengenezwa kwa vifaa tofauti kama mbao, chuma au plastiki na inaweza kuendeshwa kwa kutumia vikomo kama mashua za mikono au kwa kutumia njini ndogo. Katika maisha ya watu wengi, mashua ni muhimu kwa maisha ya kila siku biashara na burudani. Mashua ni chombo muhimu cha kusafiri na kushugulisha za au kushugulikia za maji kinachochangia maisha, uchumi na burudani katika jamii zinazo za uzungukwa na maji iwapo ni visiwa vinavyozungukwa na maji.

Naam, polepole ni methali au kifungu, cha luga, kinachoeleza, tendo la kufanya jambo kwa utulivu, kwa utaratibu na kwa mwendo wa polepole bila haraka usemi huu hutumiwa kuonyesha umuhimu wa kuwa na makini, kuepuka makosa na kuhifadhi usalama au ubora wa kazi unayoifanya au kazi inayofanyika na timu nzima katika maisha ya kila siku polepole hutoa mwelekeo au maelezo ya kuwa na uvumilivu na subira, hasa wakati wa kufanya kazi ngumu au changamoto ili kufanikisha malengo kwa njia bora na endelevu, pia hutumiwa kuonya au kuelimisha kuhusu madhara ya haraka na kufanya mambo bila mpangilio mzuri. Pia polepole ni dhana inayosisitiza umuhimu wa kufanya mambo kwa tahadhari au taratibu, busara na utulivu ili kupata matokeo mazuri na kuzuia matatizo ya sio takiwa au ya sio takikana kueza kufanyika.

Naamu, kufanya kazi ni agizo au tamko linalomaanisha kuanzisha au kutekeleza shughuli za kutimiza majukumu, malengo au majukumu fulani Hali hii inahusisha matumizi ya nguvu, ujuzi na muda kwa ajili ya kutekeleza kazi inayohitajika Iwe ni kazi ya mikono akili au mchanganyiko wa zote mbili katika muktadha wa maisha ya kila siku, fanya kazi inahimiza mtu kuwa na nidhamu, bidii, na kujituma ili kufanikisha malengo yake, binafsi, au ya kikundi. Kazi inaweza kuwa katika sekta mbalimbali kama kilimo, biashara, elimu, afya au huduma nyingine. Fanya kazi ni tamko linalochochea, juhudi na tija katika shuguli mbalimbali zinazolenga maendeleo na mafanikio katika maisha ya jamii. Neno fanya kazi linasaidia zaidi kuweza kumpa mtu motisha na kuweza kumwongeza umarufu wa kwueza kufanya kazi kwa bidii, kwa hekima na kwa heshima ili kazi yake iweze kuwa kazi bora.

Naam, utendaji ni kiwango au namna ambayo mtu, shirika au mfumo, ufanikisha kazi au majukumu yake, utendaji huonyesha ufanisi, ubora na kazi ya kutekeleza shughuli au malengo yaliyowekwa, ni kipimo cha jinsi kazi inavyofanyika na matokeo yanavyopatikana kutokana na juhudi zilizowekwa. Katika mazingira ya kazi, utendaji ni muhimu kwa sababu huchangia katika kufanikisha malengo ya shirika, kuongeza tija na kuboresha huduma au bidhaa. Utendaji mzuri unahitaji mipango bora, usimamizi, madhubuti na rasilimali zinazotosha. Pia utendaji ni kipengele muhimu kinachoonyesha mafanikio ya kazi au shughuli na huchangia katika maendeleo na ufanisi wa mtu binafsi au taasisi kwa ujumla. Utendaji ni kitu ambacho ni kizuri maanake mnapopanga kuweza kutenda jambo na kuweza kulikamilisha kwa wakati ni kitu na ambacho husaidia na ni kitu cha maana zaidi.

Naam, kumi ni nambari inayowakilisha idadi ya vitu au watu kumi, ni nambari ya msingi katika hesabu na ni moja ya nambari za msingi katika mfumo wa nambari za kikadi, unaotumika sana duniani. Nambari kumi ni msingi muhimu wa mifumo ya hesabu, ni umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku kama katika kuhesabu, kupanga na kupanga vitu kama mpangilio unaoeleweka kumi pia hutumika kwa kiwango cha kumbukumbu, kipimo na kupanga malengo katika nyanja mbalimbali za maisha. Neno kumi ni nambari ya msingi inayochangia katika uelewa na matumizi ya hesabu na ni sehemu ya msingi wa mawasiliano na utambuzi wa idadi katika maisha ya kila siku kumi ni kitu na ambacho hutumika zaidi haswa unapokuwa uki hesabu vitu vyako, iwapo ni ng'ombe, neno kumi lazima liwe pale, iwapo wamepita ng'ombe kumi, lazima uweze kutaja neno kumi.

Naam, hapana ni neno la kikatili linalotumika kutoa jibu au kukanusha pendekezo swali au kauli fulani hutumiwa kuonyesha kukataa kutoelewana au kutozwa makubaliano katika mazungumzo au hali fulani katika mawasiliano, hapana ni muhimu kwa kuonesha mipaka, kuhifadhi msimamo au kueleza kutokubaliana na jambo fulani kwa wazi inasaidia kuweka uwazi na uelewano katika ya watu katika au kati ya mazungumzo au muktadha wa maamuzi au mawasiliano na ambao mlikuwa mnataka kuweza kuyapitisha pia hapana nineno lenye umuhimu mkubwa katika mawasiliano ya kila siku likiwa njia ya kueleza usawa na wamaoni katika na kuweka mustari wa wazi katika ya wazo ya nayo pingwa au mawazo ya nayo pingwa kwa kina Neno hapana ni nzuri kuweza kutumia Wakati unapoona mawasiliano yale hayana mambo na ambayo ni muhimu ya kuweza kuyajadili neno hapana ni nzuri la kuweza kutumia.

Mbele ni neno linaloelezea sehemu, nafasi au mwelekoa wa kitu au mtu anawaelekea mbele ya mtu mwingine au kitu kingine kwa mtazamo fulani. Hutumika kuonyesha mpangilio wa vitu, ambapo kitu kiko katika sehemu ya mbele au mbele zaidi ikilinganishwa na sehemu nyingine. Katika mawasiliano na muktadha wa maisha ya kila siku, mbele hutumiwa kuelezea mwelekeo wa kusonga au kusimama mbele, kuonyesha nafasi ya kipaumbele au kueleza hatua ya mbele katika mkutano au fulani. Pia linaweza kumaanisha kuwa mtu anakuwa na nafasi nzuri au anaanza jambo kwa hatua chanya au hatua inayostahili. Pia mbele ni dhana inayohusiana na nafasi na mwelekeo na huchangia katika kuelewa mpangilio wa vitu haraka na maendeleo katika nyanja mbalimbali zaidi. Neno mbele ni neno muhimu zaidi, iwapo mtu ako mbele au mnapokuwa pale masomoni, au mnapo nakili vitu kutoka kwenye vitabu, unaweza ukapata mtu mwingine, ako mbele yako kwa kuweza kuwa ameandika zaidi kukushinda, inapaswa kuwa mtu yule ako mbele yako.

Naam, pilipili ni mmea au nafaka ya mmea inayo tumika kama viyungo vya kuongezea ladha harufu na makali katika chakula.Pilipili hutumika katika aina mbalimbali za mapishi ilikuongeza mfuto wa chakula na kuahamasisha watu kula kwa hamu zaidi Pia pilipili ina aina nyingi na baadhi zinaweza kuwa kali zaidi huku zingine zikiwa na ladha laini mbali na matumizi yake katika upishi pilipili pia hutumika katika tiba za asili na kuongeza afya kutokana na viambato vyake vina vyo saidia kuimarisha kinga ya mwili vile vile pilipili ni sehemu muhimu ya lishe na tamaduni za chakula zinazo changia kuongeza ladha afya na mtindo katika mlo wa kila siku. Pilipili ni muhimu zaidi kueza kueka kwenye chakula iwapo una maumivu ya tumbo. Pilipili ni nzuri zaidi kueza kumalisa maumivu yale.

Jumapili ni siku ya mwisho ya wiki katika kalenda nyingi hasa katika muktadha wa dini na tamaduni nyingi duniani. Ni siku inayotambulika kwa mapumziko ibada na shughuli za familia kwa watu wengi. Katika baadhi ya tamaduni, jumapili ni siku ya kupumzika baada ya kazi za wiki, nzima na ni wakati wa kuungana na familia na marafiki. Jumapili pia hutumika kama siku ya kutafakari, kutafuta, faraja na kupanga shughuli za wiki ijayo kwa baadhi ya watu. Ni siku muhimu ya kuhudhuria ibada za kidini kama kanisa huku wengine wakitumia siku hii kwa starehe burudani na shughuli za kijamii. Jumapili ni siku ya kupumzika, kutafakari na kuungana na wapendwa, marafiki, ikichangia ustawi wa kiroho, kijamii na kihisia katika maisha ya watu wengi Jumapili ni siku nzuri ya kueza kufurahia na familia yako na kueza kupumzika nyote kwa pamoja mkijadili mambo na ambayo ni mambo muhimu ya kusaidia familia na jamii.

Basi ni chombo cha usafiri cha uma kinachotumiwa kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine Hasa katika mji miji mikubwa na mikao Basi huwa na ukubwa tofauti kulingana na idadi ya wa abiria wanaweza kubeba na hutumika kwa usafiri wa du ndani au kati ya miji Basi ni njia ya usafiri inayopatikana kwa urahisi na mara nyingi ni ya gharama nafuu ikilinganishwa na aina nyingine za usafiri kama gari binafsi au teksi kutoa huduma muhimu kwa watu wengi kwa kuwawezesha kusafiri kuenda kazini shule au maeneo mengine ya shughuli za kila siku Basi ni sehemu muhimu ya mfumo wa usafiri wa uma inayochangia kuleta urahisi kupungusa msongomano wa magari na kuongeza ufanisi katika kusafirisha watu kwa njia salama na ya bei nafuu Basi ni kitu ambacho ni muhimu saidi kwa kuweza kusafiri iwapo una haraka kuenda kazini pale basini unaeza kusafirishwa kwa haraka kuliko unapotembea kwa miguu.

Mchana ni kipindi cha saa za mchana ambacho huanzia jua linapopaa na hadi jua linaposhuka au wakati wataa za asubuhi kupita na kuanza kuingia giza Kwa nguvu katika muktadha wa kawaida mchana ni sehemu ya siku inayotumika kwa shughuli nyingi za kazi, shule, biashara na shughuli za kila siku za watu mchana utofautiana kulingana na maeneo tofauti duniani lakini kwa ujumla ni wakati wa mwanga wa jua ambapo watu wengi huwa na nguvu za kufanya kazi na shughuli zao ni kipindi kinachotumika kwa mawasiliano mikutano na shuguli za kijamii na kiuchumi Pia mchana ni sehemu muhimu ya mazungumzo au mzunguko wa siku inayochangia katika kupanga na kutelekeza shughuli za maisha kwa ufanisi na ustawi wa watu katika jamii mbali mbali.

Naam wasilisho ni njia au mpangilio wa kutoa taarifa mawazo au habari mbele ya hadhira au watu wengi Kwa lengo la kueleza kufundisha kusawisha au kutoa maelezo kuhusu jambo fulani Wasilisho linaweza kufanyika kwa mdomo maandishi picha au mchanganyiko wa wa njia mbalimbali za mawasiliano katika muktatha wa kazi, ellimu au mikutano, wasilisho hutumika kueleza miradi, matokeo ya utafiti, mipango au mafunzo kwa njia ilioeleweka na yenye mvuto kwa wasikilizaji. Ufanisi wao wasilisho, hutegemea maandalizi mazuri, matumizi ya lugha inayofaa na uwezo wa kuwasiliana kwa njia ya kuvutia. Wasilisho ni chombo muhimu cha mawasiliano kinachowezesha watu kushirikiana kuelewana na kufanikisha malengo kupitia kutoa habari kwa njia inayofanikika na kueleweka vizuri na kila mtu aweze kuelewa.

Jitunze ni tamko au wito unaomaanisha mtu achukue tahadhari na afanye juhudi za kujilinda mwenyewe kiafya, kisalama na kihisia Inahimiza mtu kukuwa makini na tabia, mazingira na maamuzi yake ili kuepuka hatari magonjwa au matatizo mbalimbali yanayoweza kuadhiri ustawi wake Jitunze pia lina maana ya kujali na kuheshimu mwili na akili kufanya mambo yanayochangia afya nzuri kama kula vyakula bora kufanya mazoezi, kupumzika vya kutosha na kuepuka tabia hatarishi pia linahimiza mtu kuwa na msimamo wa kujilinda katika mazingira ya kijamii na kazi. Jitunze ni wito wakujiweka katika hali nzuri, kujikinga na madhara na kuendeleza maisha yenye afya na usalama kwa akili ya ustawi wa mtu binafsi na jamii kwa jumla. Jitunze ni neno nzuri uweze kutunza afya yako na utunze mwili wako kwa njia inayostahili.

Naam nenda ni amri au tamko linalomaanisha kuondoka au kusogea kutoka mahali pale mtu alipo kuenda sehemu nyingine Nenohili hutumiwa kuagiza au kuomba mtu au watu waelekezwe hatua zao na kuanza kusafiri kufanya shughuli au kuhamia sehemu mpya katika mazungumzo ya kila siku, nenda inaweza pia kutumika kuwa maana ya kuwa himiza watu kufanya jambo fulani, kuachana na hali fulani au kuanza hatua mpya katika maisha au kazi ni neno lenye nguvu na linalo lina chochea haraka ya hatua Nenda ni tamko la kuhamasisha au kuamuru mwendo mabadiliko au kuanzisha shughuli ili kufanikisha lengo fulani au kuendelea na maisha kwa mpangilio mzuri. Neno nenda linamaana nyingi zaidi na linaamuru na linanguvu zaidi kwa kuweza kuamuru watu kufanya kazi au kuweza kuachana na mambo yale au kuweza kutekeleza mambo na ambayo ni muhimu.

Naam, fedha ni kitu chenye dhamani kinachotumiwa kama njia rasmi ya kubadilisha, bidhaa, huduma au mali. Katika jamii, fedha inaweza kuwa katika aina mbalimbali kama sarafu, noti au hata dhamani ya kidijitali kama sarafu za mtandao. Pia, fedha hutumika pia kuhifadhi dhamani, kupima dhamani ya mali na kuwezesha malipo kwa urahisi na kwa usalama ni chombo muhimu katika shughuli za kiuchumi kwa kusaidia kuwezesha biashara, uwezekaji au uwekezaji na maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa jumla fedha ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku na uchumi kwani inarahisisha vitu ambavyo ni muhimu vile vile mali kusaidia kupanga matumizi na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii.

Naam, bahati njema ni hali au tukio la kufanikisha jambo au kupata matokeo mazuri kwa msaada wa mwelekeo wa nasibu au nafasi isiotegemewa badala ya juhudi na mipango mbe pekee ni msukumo wa nguvu zisizo onekana moja kwa moja zinazochangia mtu kupata mafanikio fursa nzuri au kuepuka matatizo bila kujitegemea sana bahati njema huonekana kama baraka au msaada wa kipekee unaoweza kuleta mabadiliko mazuri katika maisha ya mtu au shughuli fulani. Watu wengi huamini kuwa bahati njema ni sehemu ya maisha ambayo inaweza kuleta furaha matumaini na mafanikio yasiyotarajiwa. Bahati njema ni Tukio au hali inayochangia mafanikio, furaha na ustawi wa mtu kwa njia isiyo ya kawaida na mara nyingi huambatana na hisia za shukrani na matumaini na ambayo ni matumaini mazuri.

Naam, dirisha ni sehemu iliyowazi au milango midogo ya jengo au chombo chochote Inayopitisha mwanga hewa na mara nyingine sauti kutoka nje kuenda ndani na ndani kuenda nje dirisha linaweza kufungwa kwa glasi, chuma au fifa vingine Vinafioruhusu mwanga na hewa kupita lakini likizuia vitu kama mvua vumbi na wadudu dirisha lina umuhimu mkubwa katika majengo kwa kutoa mwanga wa asili na kuleta hewa safi ambayo husaidia katika kuboresha mazingira ya ndani na afya ya watu walioko ndani. Pia dirisha linaweza kutoa mtazamo mzuri wa mazingira ya nje na kuongeza uzuri wa muundo wa jengo. Dirisha ni sehemu muhimu ya miundo ya nyumba na majengo ya ikichangia mwanga uingizaji hewa na urembo katika maisha ya kila siku. Dirisha ni kitu na ambacho kinaleta urembo kwenye majengo yetu au kwenye nyumba zetu.

Nam, utafiti ni mchakato wakina na wakimfumo unaolenga kutafuta maarifa ukweli au uelewa mpya kwa kutumia mbinu zinazoandaliwa kwa umakini. Nishughuli inayohusisha kufikiria kwa kina kupanga hatua na kutumia ushahidi ili kufikia hitimisho linaloaminika. Utafiti hufanywa kwa kufuata kanuni na taratibu, maalum ili kuhakikisha taarifa zinazopatikana, zina usahihi na uhalali na dhamani ya kielimu au kitaaluma. Kwa asili yake, utafiti huongozwa na swali tatizo au lengo maalum linalohitaji ufafanuzi. Mtafiti huanza kwa kuchunguza kile kinacho julikana tayari, kisha huendelea kuchambua mapungufu ya liopo ili kujenga msingi wa kuchunguza kwa kuchungizia wake. Pia mchakato huu huhitaji nidhamu uvumilifu na uwadilifu kwani utafiti haupaswi kuendeshwa kwa hisia bali kwa hoja na ushahidi unaoweza kuthibitishwa. Vile vile umuhimu wa utafiti uko katika mchango wake wa maendeleo ya maarifa na ustawi wa jamii. Kupitia utafiti watu hupata uelewano umpana na maswala yanayo wagusa au yanayo husikana na huweza kufanya maamuzi yenye msingi imara. Pia utafiti huimarisha uwezo wakufikiria kwa kina, huongeza ubora wa taaluma mbalimbali na huchangia katika maendeleo endelefu kwa kutoa suluhisho za changamoto zilizopo.

Naam, sukari ni dutu ya kikaboni inayopatikana katika vyakula mbalimbali na ina ladha tamu zaidi. Kitaalamu, sukari ni sehemu ya kundi la wanga na hutumika kama chanzo kikuu cha mishati kwa mwili wa binadamu. Inapoliwa, sukari hubadilishwa kwa mguvu inayohitajika kwa utekelezaji wa shuguli za kila siku za mwili, Ikiwemo kazi na za viungo, misuli na ubongo Kwa upande mwingine walishe, sukari inajukumu muhimu katika kusaidia mwili kupata nguvu Kwa haraka hata hivyo, matumizi yake yanahitaji, uthibiti na uwiano mzuri Kwa kuwa sukari ikizidi inaweza kuadhiri afya ya mwili mwili unapopata sukari kwa kiwango kinachofaa huweza kudumisha usawa na nishati na kusaidia mifumo mbalimbali ya mwili kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa mtazamo wa kiafya, matumizi ya sukari yanapaswa kufanywa kwa uangalifu kwani matumizi kupita kiasi yanaweza kusababisha changamoto za kiafya. Ndiyo sababu elimu kuhusu sukari ni muhimu ili kuwasaidia watu kuelewa adhari zake na kuchukua maamuzi sahihi kuhusu uulaji wa sukari au matumizi ya sukari hata kwenye kuiweka kwenye chai unapoweka sukari zaidi inaeza ikadhuru afia yako. Pia, sukari ni sehemu muhimu ya lishe na maisha ya binadamu lakini dhamani yake halisi hupatikana pale inapochukuliwa kwa kiasi kinachofaa na kwa kuzingatia mahitaji ya mwili na afya ya binadamu.

Naam nyeusi ni rangi yenye sifa ya kuwa gisa na yenye kina kikubwa na mara nyingi huonekana pale mwanga unapokosekana au unapovyonzo kwa kiwango kikubwa Kimaumbile rangi nyeusi hukizia mwanga kidogo sana Jambo linaloifanya ionekane nzito na yenye uzito wa kimaono kutokana na hali hii, nyeusi hukubalika kama rangi inayotoa hisia ya ukimya, utulivu na uimara Kwa mtazamo wa kisaiklojia, nyeusi huweza kuhusishwa na nguvu, mamlaka, umakini na heshima Pia huleta hisia za kina, za mawazo, siri na umakini wa ndani watu wengine huiona rangi nyeusi kama ishara ya uthabiti au uthibiti na mara nyingine kama alama ya ukomavu na umakini mkubwa katika mtazamo wa maisha. Kwa upande wa matumizi ya kila siku, nyeusi hupendwa kwa sababu ya uwezo wake wa kuendana kwa rangi au urahisi na rangi nyingine, hutoa muonekano wa mpangilio, usafi wa kimaono na mvuto wa mda mrefu, aidha rangi nyeusi huficha kwa urahisi alama au dosari Jambo linaloifanya ionekane ya vitendo na inayodumu katika matumizi mbali mbali.

Na'am, faida ni matokeo chanya au manufaa yanayopatikana kutokana na kitendo, uamuzi, matumizi, ya raslimali au utekelezaji wa jambo fulani faida huashiria ongezeko la dhamani, maendeleo au uboreshaji, unaomsaidia mtu binafsi, taasisi au jamii kwa ujumla. Kwa mtazamo mpana, faida huonyesha tofauti kati ya hali ya awali na hali bora inayopatikana baada ya kuchukua hatua fulani. Katika maisha ya kila siku, faida huonekana kama mchango unaoleta ustawi, urahisi au mafanikio, huongeza motisha ya kuendelea na jitihada kwani huonyesha kuwa juhudi zilizowekwa zimezaa matokeo yenye maana. Faida pia huchochea maendeleo kwa kuwa huonyesha mwelekeo sahihi na mwelekeo wa maamuzi na matumizi bora ya raslimali zilizopo. Kwa upande wa kiuchumi faida ni kiashiria muhimu cha ufanisi tija huonesha uwezo wa kusimamia raslimali kwa hekima na kuleta matokeo yanayosaidia gharama au hasara. Hali hii huimarisha udhabiti, ukuwaji na uendelefu wa shughuli mbalimbali iwe ni za matumizi au mtu binafsi au za taasisi au kwenye kampuni.

Naam, nyekundu ni rangi yenye mvuto mkubwa na nguvu ya kimaono inayotambulika kwa uwazi na haraka ni rangi inayohusishwa na msisimko nguvu na hisia kali kutokana na uwezo wake wa kuvutia macho na kuamsha umakini Kimaumbile, nyekundu huonekana kama rangi yenye joto na athari ya kuchochea muitiko wa haraka wa kihisia na kifizikia Kwa mtazamo wa kisaiklojia, nyekundu mara nyingi huleta hisia za ujasiri, shauku na uthubutu inaweza kuongeza hali ya tahadhari na umakini na wakati mwingine kuhusishwa na hisia za dharura au msukumo wa kuchukua hatua Rangi hii inaweza kuwa na uwezo wa kuadhiri hali ya moyo na fikra na hivyo kuifanya iwe na adhari kubwa katika mawasiliano ya kimaono kijamii na kitamaduni, nyekundu hubeba maana pana kulingana na mazingira na mitazamo ya jamii inaweza kuwasilisha nguvu mamlaka au umuhimu wa jambo fulani.

Naam kuku ni ndege anayefugwa kwa kiwango kikubwa na binadamu, kwa madhumuni mbalimbali yanayohusiana na mahitaji ya maisha ni miongoni mwa wanyama wa kufugwa walio karibu sana na binadamu kutokana na urahisi wa kumlea, kuzoea mazingira tofauti na kutoa mchango muhimu katika ustawi wa kaya na jamii kuku hutambulika kwa mwili uliofanikiwa manyoya, mdomo mgumu, miguu yenye makucha na uwezo wa kuzaaliana kwa haraka Kwa upande wa kibayolojia, kuku ni kiumbe anayehitaji, lishe bora, maji safi na mazingira salama ili kukuwa na kuendelea vizuri afya ya kuku huathiri na usafi, Hali ya hewa na uangalizi wa mara kwa mara, malezi bora huwezesha kuku kuwa na nguvu, kustahimili magonjwa na kutoa mchango unaotarajiwa kwa mfugaji kuku ni ndege na ambaye ni mzuri zaidi haswa kwa kuweza kukupa manufaa mengi kama vile, mayai na vile vile nyama ya kuku ni muhimu zaidi kwa afya ya binadamu.

Naam, mfanyakazi ni mtu anayetoa nguvu zake ujuzi maarifa na muda wake ili kutekeleza majukumu au kazi fulani kwa niaba ya mwajiri taasisi au shirika kwa makubaliano, maalumu, uhusiano kati ya mfanyakazi na mwajiri hujengwa juu ya wajibu haki na matarajio yanayoeleweka pande zote ambapo mfanyakazi huchangia katika kufanikisha malengo ya kazi au taasisi husika Kwa mtazamo wa kitaaluma, mfanyakazi ni raslimali muhimu inayobeba uwezo na dhamani ya usalishaji, ufanisi wa kazi, ubora wa huduma na mafanikio ya taasisi Kwa kiasi kikubwa, hutegemea nidhamu umuhimu na bidii ya mfanyakazi mfanyakazi anapopewa mazingira bora ya kazi, huchochewa, kuongeza juhudi na kuonyesha ubunifu katika kutekeleza majukumu yake Pia, kwa kijamii na kiuchumi, mfanyakazi ana nafazi muhimu katika maendeleo ya jamii kupitia ajira mfanyakazi, hupata kipato, kinachomsaidia, kukithi mahitaji ya maisha na kuchangia ustawi wa familia aidha mchango wa wafanyakazi huongeza usalishaji na kuimarisha uchumi kwa ujumla Jambo linalosaidia maendeleo endelevu ya taifa na kwenye jamii zetu mfanyakazi ni mtu bora saidi kwa kuweza kuongeza usalishaji na kuleta faida kwenye jamii na kwenye taifa.

Naam jiko nisehemu maalumu katika makazi au taasisi inayotumika kwa maandalizi ya chakula na shughuli zinazo husiana na upishi ni eneo lenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku kwa kuwa ndilo kitovu cha maandalizi ya lishe inayohitajika kwa afya na ustawi wa binadamu Jiko huandaliwa kwa kuzingatia usalama usafi na urahisi wa matumizi ili kuruhusu shughuli za upishi kufanyika kwa ufanisi Kwa mtazamo wa kimaumbile na kimuundo jiko hujengwa au kupangwa kwa namna inayowezesha mtiririko mzuri wa kazi hali ya mpangilio usaidia kupunguza usumbufu kuokoa muda na kuongeza ufanisi wa maandalizi ya chakula usafi wa jiko ni jambo la msingi kwani una mchango mkubwa katika kulinda afya nakuzuia magonjwa ya nayoweza kutokana na uchafu.

Lala ni hali ya kupumzika ya kawaida ya mwili na akili ambayo mtu huingia baada ya kipindi cha shughuli za mchana au usiku na ambayo huwezesha kurejesha nguvu kuimarisha afya na kurekebisha kazi za viungo vya mwili ni mchakato wa msingi wa kimaumbile unahitajika kwa ustawi na binadamu wa na viumbe wengine wengi Kwani husaidia mwili kupona kutokana na uchovu, kuimarisha kumbukumbu na kurekebisha taarifa za kimwili na kiakili katika muktatha waafia, kulala wakiwango kinachofa, kuchangia katika kuimarisha kinga ya mwili kudumisha usawa wa homoni na kupunguza hatari za magonjwa Yanayohosiana na udhaifu wa usingizi kama vile matatizo ya moyo, kisukari na magonjwa ya akili aidha usingizi unaadhiri utendaji wa ubongo ukijumuishwa uwezo wa kufikiria, kutatua matatizo na kuhifadhi kumbukumbu za hapo awali au kumbukumbu za siku iliyopita.

Naam, changamoto ni hali, Tukio au kikuwazo kinacho wakabili wa watu, taasisi au jamii na kuleta ugumu katika ufanikishaji, malengo au kutimiza majukumu. Ni maswala au vizingiti, vinavyo hitaji, juhudi, mbinu na mikakati maalum ili kuyasaidia au kuyatatua. Changamoto zinaweza kuwa za aina mbalimbali na zinahusiana na mazingira raslimali ujusi hali za kijamii kiuchumi au kiutawala au vile vile familia Kwa asili yake, Changamoto hutoa fursa ya ukuaji kujifunza na kuboresha uwezo wa mtu binafsi au kikundi Ingawa huleta matatizo na mzigo waziada Changamoto pia uhamasisha ubunifu, uvumbuzi na mshikamano katika jamii au taasisi Kupitia changamoto mtu wa au kikundi ujifunza mbinu mpia kuimarisha ustahimilifu na kupata uzoevu wa dhamani unaowezesha kukubaliana na hali ngumu Zaidi au kuweza kuzoea changamoto zile kwa kuzitatua kwa muda unaostahili au kuzitatua kwa haraka.

Pua ni sehemu ya mwili wa binadamu inayopatikana katikati ya uso, na ina jukumu muhimu katika mifumo ya kupumua na hisia za harufu. Ni sehemu ya mchakato wa kuingiza hewa safi kutoka mazingira kuenda kwenye mapafu na kutoa hewa iliyochanganywa na karboni dioksaidi ambayo ni sehemu ya mchakato wa kupumua unaohifadhi maisha. Pia kimaumbile pua ina muundo wa kipekee, inajumuisha mifupa na mishipa ya damu na tishu nyembamba zinazosaidia kupokea kuchajua na kuleta joto kwa hewa. Inayopumuliwa, pia ndani ya pua kuna vichocheo vya harufu ambavyo husaidia watu kutambua na kufurahia aina mbalimbali za manukato na harufu zinazowazunguka. Kwa upande wa afya, pua ina jukumu la msingi katika kulinda mwili dhidi ya vimelea na viumbe kwa kuchuja hewa inayopumuliwa. Pia husaidia kuthibiti unyevu na joto la hewa ili kulinda viungo vya ndani vya mfumo wa upamuaji. Hali ya afya ya pua inaathiri moja kwa moja uwezo wa mtu kupumua vizuri na hisia za harufu.

Naam, daima ni neno linalotumika kueleza jambo linalotokea, kuendelea au kuwepo bila kukoma au kuwacha kwa muda usio na mwisho au kwa mzunguko endelevu Linahusiana na hali ya kudumu isiyobadilika na usiokoma katika wakati au katika muktadha fulani wa maisha, shughuli hii huwa hali ya kudumu maisha katika muktadha wa maisha ana tabia za binadamu daima inaonyesha udhabiti na uendelefu wa matendo, maadili au hali fulani ambayo mtu au jamii kufuata bila kusita au kufurugika. Hii inaweza kuhusisha nidhamu adhma na dhamira dhabiti zinazomsaidia mtu kufikia malengo yake au kudumisha hali nzuri katika maisha yake Pia katika kitaalamu na taalamu mbalimbali, dhana ya daima hutumika kuonyesha hali ambayo haibadiliki au haijumuishi mapumziko ya muda mrefu jambo ambalo linaweza kuwa muhimu kwa kuendelea au mchakato wa kazi mfumo au mabadiliko ya kijamii. Ndelefu hu huwezesha maendeleo dhabiti na kufanikisha malengo ya muda mrefu.

Naamu ndugu ni neno linalotumika kueleza mtu anayehusiana na mwingine kwa damu, familia au kwa uhusiano wa karibu wakijamii unaonyesha mshikamano na uunganisho wa karibu katika muktatha wa familia ndugu ni wale wanaoshiriki wazazi wawili au mmoja au wanauhusiana kwa mnyororo wa ukoo kwa karibu kama kaka dada au watoto wa wazazi au aidha ndugu pia hutumika katika muktadha mpana wa kijamii kueleza watu walioko katika uhusiano wa karibu wa heshima usaidizi na mishikamano au mishikamano wa kitamaduni au kidini vile vile kijamii ndugu ni sehemu ya mtandao wa uhusiano wa kihisia na kijamii ambapo huimarisha mshikamano usaidizi na ushirikiano kati ya watu ndani ya familia na jamii kwa ujumla. Uhusiano huu unajikita katika mshikamano wa pamoja na ushirikiano katika changamoto na mafanikio.

Naam, baiskeli ni kifaa cha usafiri kinachotumia nguvu ya mwili wa mtu kwa kawaida kupitia miguu kuendesha magurudumu mawili yaliyo sambamba ambapo gurudumu la mbele linaweza kugeuzwa na kushikilia kwa mkwajo wa usukani. Baiskeli ni chombo cha kusafiri kwa umbali mfupi na mrefu kinachotoa njia badala ya usafiri ambayo ni rafiki kwa mazingira. Yenye gayrama nafuu na yenye faida kwa afya za watu wanaotumia. Kwa mtazamo wa kijamii na kiuchumi baiskeli ni suluhisho muhimu katika miji mikubwa na vijiji kwa kuondoa tatizo la msongomano wa magari kupunguza uzalishaji wa hewa chafu, na kuwezesha watu kufikia maeneo ya kazi shule au huduma mbalimbali kwa urahisi Pia baisikeli huwezesha mtu kupata uhuru wa kusafiri kwa uhakika na kwa haraka zaidi kuliko kutembea kwa miguu. Bila gharama kubwa kama gharama angeo angeweza kuipata anapotumia gari haswa gari la kibinafsi au teksi, saa baiskeli ndiyo ambayo ina gharama nafuu au bei nafuu kuweza kuitumia.

Barua pepe ni huduma ya mawasiliano ya kidigitali inayo wezesha watu kutuma na kupokea ujumbe wa maandishi, picha, nyaraka na faili nyingine kupitia mtandao wa kompyuta au interneti. Ni njia ya haraka rahisi na yenye gharama nafuu ya kuwasiliana kwa ujumla Hasaa katika mazingira ya kazi, elimu, biashara na maisha binafsi katika matumizi yake barua pepe hutumika kwa madhumuni mbalimbali ikiwa ni pamoja na kubadilisha na taarifa, kufanikisha shughuli za biashara, kutumia taarifa rasmi, kujadili miradi na kuwasiliana na watu wa maeneo tofauti duniani kwa wakati halisi au wa baadaye huduma hii uwezesha kuhifadhi kumbukumbu maeneo na mawasiliano kurejea ujumbe uliofuatwa au majumbe na ambayo ni muhimu na kupanga taarifa kwa urahisi kiufundi barua pepe hutumia mfumo wa seva za barua pepe au programu au tovuti zinazowezesha mtu au mtumiaji kuandaa kwa kutumia na kupokea ujumbe, ujumbe huo huhifadhiwa kwa muda kwenye seva kabla ya kupokelewa na mpokeaji na unaweza kusomwa kwa fifa mbalimbali kama kompyuta simu za mkononi au vindonge.

Naam, beigani ni swali linaloeleza nia ya kujua thamani ya fedha, zinazohitajika kununua bidhaa au huduma fulani, bei ni kipimo cha thamani ya kitu katika soko na mara nyingi huathiriwa na mambo mbalimbali kama vile ugavi na mahitaji, gharama za uzalishaji, ushindani katika soko, hali ya uchumi na sera za serikali. Katika muktadha wa uchumi, bei ina umuhimu mkubwa kwa sababu huamua uhusiano kati ya mnunuzi na muuzaji na ni kiashiria cha thamani ya bidhaa au huduma kwenye soko. Bei hutumika kuongoza maamuzi ya wateja kuhusu kununua au kutokua na pia kusaidia wafanya biashara kupanga uzalishaji na mikakati ya biashara yao. Bei inaweza kubadilika kulingana na hali mbalimbali za soko kama vile msimu mabadiliko ya bei ya malighafi ushindani kati ya wauzaji.

Binti ni neno linalotumika kumrejelea mtoto wa kike katika familia au jamii na mara nyingine hutumiwa kumaanisha mwanamke mdogo au kijana wa kike anayohusiana kwa damu au kwa muktatha wa kijamii na mtu fulani kama binti wa mtu fulani Pia neno hili lina umuhimu mkubwa katika tamaduni nyingi kwa sababu linaashiria uhusiano wa karibu wa kifamilia urithi wa ukoo na nafasi ya kijinsia katika muundo wa jamii Kimaumbile binti ni mtu wa jinsia ya kike anayeweza kuwa katika hatua mbalimbali za maisha ikiwemo ujana umri wa shule au hata ukomaavu wa mwanamke kijana. Katika muktatha wa maendeleo ya binadamu, binti anahitaji malezi, elimu na ulinzi wa haki zake ili yaweze kukua na kuwa mtu mzima mwenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika jamii. Kwa upande wa elimu na haki za binadamu umuhimu wa kumuweka binti mazingira mazuri ya kukua kupata elimu bora na nafasi za kujitambulisha na misingi au msingi wa maendeleo ya jamii yoyote hii ni kwa sababu binti waliopata elimu na fursa sawa na wavulana wanamchango mkubwa katika kujenga familia na jamii yenye maendeleo thabiti.

Naam, habari za asubuhi ni salamu au maneno ya kuamsha mazungumzo na kuonyesha heshima, upendo au uhusiano mzuri kati ya watu mapema asubuhi. Ni sehemu ya mawasiliano ya kila siku ambayo huanzisha siku mpya kwa hisia nzuri kuleta faraja na kuimarisha mahusiano ya kijamii na familia. Kwa mtazamo wa kijamii, kusema habari za asubuhi ni njia ya kuonyesha utu huruma na kujali hali ya mtu mwingine ni hatua ya kuanzisha mazungumzo, kubadilishana taarifa na kuimarisha mshikamano wa kijamii hali hii huchangia kujenga mazingira ya ushirikiano na maelewano katika familia, kazini au jamii kwa ujumla Kihemko kusema habari za asubuhi hutoa hisia ya kuungana mkono na kuonyesha kwamba mtu anadhaminiwa na kukumbukwa Hii huongeza furaha matumaini na motisha ya kuanza siku kwa nguvu na ari Pia hutoa furusa ya kupunguza msongo wa mawazo na kuanzisha mazungumzo yenye maana na yenye manufa ya na ambayo yanaeza yakasaidia jamii au kuweza kuleta familia kwa pamoja.

Naam karibu ni neno la kiswahili lenye maana ya kukaribisha mtu au kundi la watu katika mahali fulani Tukio au shughuli kwa hisia za ukarimu upendo na heshima hutumika kuonyesha ukarimu wa mwenyeji au mwenyeji wa mahali fulani na ni sehemu ya maadili ya kijamii yanayosisitiza heshima na mshikamano kati ya watu Kimsamiati karibu linaonyesha mwaliko wa kujiunga na shughuli Kupokelewa kwa furaha na kuanzisha mazungumzo au ushirikiano ni ni ishara ya upendo na ukarimu Inayowaonyesha wengine au unayowaonesha wengine au watu waliotembelea kuwa wathaminiwa na wanakubalishwa Kwa moyo mkunjufu Pia katika muktadha wa kijamii kusema karibu husaidia kuondoa mipaka ya kijamii kuimarisha mahusiano ya kijamii na kuanzisha hali ya ushirikiano na urafiki Neno hili lina mchango mkubwa katika kudumisha amani mshikamano na utulivu kati ya jamii Kwa kutoa hisia za ushiriki na ukaribu wa kiroho.

Naam, sielewi nineno linalotumika kueleza hali ya mtu kutoelewa, kukosa, kufahamu au kuwa na changamoto ya kuelewa jambo fulani kwa usahihi Hali hii inaweza kutokana na sababu mbalimbali kama vile ukosefu wa taarifa za kutosha, ugumu wa maelezo, lugha ngumu au mtindo wa mawasiliano usiofaa kwa mtu anayeskia au kujifunza vile vile mawasiliano au neno kusema sielewi ni njia ya kuonyesha hatija la ufafanuzi zaidi au maelezo ya kina ili mtu aweze kuelewa vizuri Hii ni sehemu ya mawasiliano yenye afya kwani inaonyesha hamu ya kujifunza na kuelewa na huleta fursa ya kuboresha mazungumzo kwa kutoa muangaza zaidi au njia mbadala za kufuata Pia kisaiklojia hali ya kutoelewa mara nyingi huweza kusababisha hisia za kuchanganyikiwa kukata tamaa au wasiwasi hasaikiwa mtu anahisia kushindwa kufikiria au kufikia matarajio ya maarifa hivyo basi ni muhimu kuwa kuwajali watu waliopo katika hali hii kwa kuwapa msaada uvumilivu na maelezo ya ziada kwa njia sinazowa weshesha kuelewa kwa haraka.

Siku njema ni salamu au matamshi yanayotumiwa, kuwatakia watu heri, mafanikio na hali njema, katika siku yao inayofuata au wanapokuwa katika hali fulani ya maisha, ni sehemu ya mawasiliano yenye hisia za upendo, matumaini na mshikamano, inayolenga kuonyesha heshima, na kutaka mema kwa mtu mwingine. Kwa mtazamo wa kijamii kusema siku njema huchangia kuimarisha mahusiano ya kijamii kwa kuonyesha kujali na kuheshimu wengine ni ishara ya huruma, na mshikamano, inayosaidia kuanzisha na kudumisha mazungumzo mazuri yenye furaha, na uhusiano mzuri ya watu katika familia, kazi au jamii kwa ujumla vile vile katika tamaduni nyingi, kutoa salamu kama siku njema ni sehemu ya maadili, na desturi za mawasiliano ya heshima, na upendo, hutumika mara nyingi katika hali mbalimbali za maisha kama njia ya kuonyesha heshima, upendo na mshikamano wa kijamii.

Kwa heri ni neno la kiswahili linalotumika kuonyesha kuachana kuwaga au kuondoka katika mazungumzo mkutano au mahali fulani hutumiwa kwa sehemu ya salamu ya kuondoka kwa heshima na hofu ya kuhifadhi uhusiano mzuri kati ya watu waliokuwa pamoja iwe ni kwa muda mfupi au wa kudumu kimaadili kusema kwa heri ni ishara ya heshima adabu na utamaduni mzuri unaonyesha kwamba mtu anathamini uhusiano na anataka kuachana kwa njia ya heshima na upendo hutumika pia kuonyesha kuwa namazungumzo mkutano au mzunguko umefikia hitimisho kwa njia inayojumuisha hisia za ushirikiano na ushikamano.

Habari za jioni ni salamu au maneno ya nayotumika kuwasalimia watu katika kipindi cha jioni Wakati ambapo mchana unawakaribia kuhisha na watu wanajianda kwa mwapumziko au shuguli za usiku ni sehemu ya mawasiliano ya kila siku yenye maana ya kuwenyesha heshima upendo na kujali hali ya mtu katika muda huo maalumu wa siku kijamii kusema habari za jioni ni njia ya kuimarisha mahusiano ya kijamii na kuanzisha mazungumso ya enye upendo na mshikamano Hii ni sehemu ya desturi za kitamaduni ambazo zinajenga hisia za ukarimu mshikamano na utu katika familia marafiki na jamii kwa ujumla Pia salamuhizi huleta hisia za utulifu varaja na matumaini ya mapumziko mazuri baada ya siku yenye shuguli nyingi kutoa na fasi kuungana na wengine kushirikiana hisia za siku iliopita au mipango ya siku inayofuata Hivyo kuimarisha uhusiano wakaribu na wakudumu kueza kuleta familia pamoja ili kueza kujadili mambo nambayo ni muhimu.

Tutaonana badaye ni msemo unaotumika kuonyesha kuaga kwa muda ambapo watu wanatarajia kukutana tena katika wakati ujao ni njia ya kuonyesha matumaini mshikamano na uhusiano wa kudumu kati ya watu ingawa wanatenganishwa kwa sasa katika muktadha wa kijamii msemo huu huimarisha hisia za kuungana na kuhifadhi mahusiano kwa kuonyesha kuwa ingawa watu wanatenganishwa kwa sasa bado wana nia na mpango wa kuendelea kuwa pamoja au kushiriki kushirikiana baadaye hii huleta faraja na matumaini kwa pande zote mbili kusema tutaonana badaye hutoa hisia za matumaini matumaini na ambayo ni mazuri na mshikamano ambazo zinaweza kusaidia kupunguza huzuni ya kuachana na kwa muda ni sehemu ya mazungumzo yenye upendo na heshima inayosaidia kuimarisha uhusiano wa karibu kati ya watu Pia tutaonana badaye ni msemo wa mawasiliano unaowakilisha ahadi ya kukutana tena na hivyo kuimarisha mahusiano ya kijamii na kihisia kwa watu walioko mbali kwa sasa ni sehemu muhimu ya desturi za kuaga zinazojenga mshikamano na matumaini katika maisha ya watu au kwenye jamii nzima.

Naam Nywa ni kitenzi kinachomanisha kunywa kinywaji chochote kama maji, chai, kahawa au vinywaji vingine ili kuridhisha kiu au kupata unywaji wa haraka wa chochote kinachohitajika mwilini Kinywaji kinaweza uwa cha asili kama maji safi au kikamilifu kutengenezwa kama vile vinywaji baridi au juisi kutumia neno nywa pia kunaweza kuashiria kitendo cha kuchukua madawa au tiba fulani kwa ajilia kuwa ilikuimarisha afya au kuponya ugonjwa fulani.

Naam, neno nimefurahia kukutana na wewe linatumika haswa kwenye mifumo mbalimbali kama vile unapokutana na mtu au rafiki yeyote yule Unaweza ukamwambia nimefurahia kukutana nawe Iwapo mmeweza kupata maungumzo ambayo ni mazungumzo mazuri, mazungumzo ya kusaidiana au mmeweza kufanya kitu ambacho ni kitu cha maana zaidi Unaweza ukamwambia nimefurahia kukutana nawe iwapo ni mtu ambaye ana muonekano mzuri muonekano thabiti ili kueza kuimarisha viwango vyenu na kuweza kuisaidia jamii Ukiweza kufurahishwa na mtu yeyote au mtu wa aina yoyote maneno mazuri ya kuweza kumwambia mnapoagana ni kama vile kumwambia nimefurahia kukutana nawe au wewe ni mtu mzuri nimefurahia kukutana nawe.

Naam, neno ndiyo ni neno la kiswaili linalotumika haswa ambapo mtu anapofanya kitu au unapoulizwa swali jibu lake unaeza ukajibu ndiyo ndiyo ni neno linalotumika mahali kwingi hata kwenye mitihani au kwenye majibu unayoulizwa pale kazini au kitu utakapoulizwa ukieza kuulizwa iwapo kitu kile umeeza kufanya vizuri unaeza ukasema ndiyo au kujibu jibu liwe ndiyo Ndiyo linatumika kwenye manufaa mbalimbali au kwenye njia mbalimbali na linaumuhimu wake kwa sababu unapuulizwa kitu iwapo kimeeza kufanyika vizuri au mahali pa kazi kama pako safi au afya ya mahali pale au mazingira ya mahali pale iko imara au vituo vya afya viko na madawa unaeza ukasema ndiyo.

Naam, asante ni neno la kiswahili ambalo lina heshima kubwa, unapo msaidia mtu au mtu anapo kusaidia kitu fulani, unaweza ukamwambia asante, asante ni neno na ambalo limebeba heshima kubwa haswa kwenye jamii au kwenye maisha yetu ya kisasa Unaposaidiwa kitu na mtu au mtu anapo kupa kitu na ambacho ni cha dhamani zaidi Unaweza uka mshukuru kwa kumwambia asante na unapomwambia asante uleta ushikamano mzuri na kueza kuwa na ushirikiano mzuri kueza kukuzana pia mnaweza kuwa na mazungumzo mengi zaidi kwa sababu ya kutumia neno lile asante Neno Asante ni la heshima zaidi na linaeza likakupa muonekano mzuri na kuweza kuleta undugu kwa watu musiojuana Kwa kuweza kutumia neno Asante ndilo neno sahihi kuweza kutumia wakati wowote unaposaidika au unapopata maelezo na ambao ni maelezo ya kufundisha au maelezo ya kufana unapaswa kusema Asante.

Naam, habari yako ni neno la kiswahili linalotumika haswa kwa kuweza kumjulia mtu hali yake Unaweza ukamuuliza habari yako iwapo unataka kuweza kujua hali yake au maisha yake anavyoendelea Unaweza vile vile kumuuliza habari yako kwa kuweza kujua matokeo yake au maisha yake ya kisasay anavyoendelea Iwapo anashida zozote au kwa maisha yake anachangamoto za aina yoyote Neno habari yako linamaanisha au linamaana nyingi kwa kuweza kuuliza mtu au kuweza kumsalimu Pia ni salamu na ambazo ni salamu nzuri munapokutana na mtu unaweza ukamsalimia habari yako.

Naam, asante sana ni neno na ambalo ni nzuri zaidi au ni neno la heshima Unapomsaidia mtu, anapokuambia asante sana, huleta muonekano mzuri, huleta ushirikiano mzuri, haswa kwenye watu wawili au kwenye urafiki, pia ni neno na ambalo hutumika zaidi, haswa unapopata manufa au mnapopata vitu na ambavyo ni vya dhamani, au mtu anapowasaidia kwa kitu na ambacho ni kizuri au vile vile utakapohitaji usaidizi na uweze kupata kusaidika kwa njia inayostahili njia nzuri ya kusema Asante ni kuweza kumwambia mtu Asante sana na vile vile unapomwambia hivyo hiyo huleta uhusiano mzuri na kuleta ushikamano na kuwa ni njia nzuri ya kusema Asante kwa sababu Asante huleta heshima ya hali ya juu.

Naam, unapomwambia mtu nakupenda ni neno na ambalo ni nzuri zaidi na ninaeza likampa mtu huyo muonekano mzuri na kuweza kujiona mtu anaedhaminiwa zaidi Neno nakupenda ni neno na ambalo ni nzuri saidi haswa kwenye familia au kwa mtu na ambaye unayempenda Iwapo si mtu wa ukoo wenu Unapomwambia unampenda ni neno nambalo litakalo mfanya aweze kufurahia na kujiona kiwa na mwonekano mzuri au kuweza kujiona mtu mwenye anayedhaminiwa zaidi na kupendwa Neno na kupenda ni neno mzuri zaidi kwa kuweza kumuambia mtu au kueza kuambia rafiki yako Nakupenda iyo huleta uhusiano mzuri na kueza kushirikiana vizuri haswa kwa urafiki au kwa kindugu au vile vile Nakupenda hutumika zaidi kwa mtu unayependa haswa kwa kimapenzi au mambo mengine.

Naam, rudia tafadhali ni neno na mbalo ni neno sahihi la kuweza kutumia au ni kiswahili sanifu vile vile, neno rudia tafadhali unaweza ukatumia mahali na ambapo hujaelewa Iwapo mlikuwa kwenye timu au wafanya kazi wenzako mlikuwa mkizungumzia kitu na ambacho ni cha maana na hukuweza kuelewa vizuri au haukuelewa kwa undani unaeza ukatumia neno rudia tafadhali ili waeze kukuelewesha vizuri Pia iwapo ni mwanafunzi pale darasani anaeza akamwambia mwalimu rudia tafadhali kwa kuweza kurudia somo hilo au neno hilo ili mwanafunzi yule aweze kulielewa na kulishika kwa undani Rudia tafadhali ni neno la heshima na ni neno na ambalo ni nzuri zaidi kuweza kutumia.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

Je niendeshe gari au nichukue basi gari linatatizo kidogo la mafuta Linakula sana Basi ni rahisi na nafuu Lakini leo nina mizigo mingi Nadhani gari ni bora Nitakwenda dukani kununua vitu vingi Baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa ni lazima nipige simu kwanza Niangalie kama yuko nyumbani Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha, nisije nikasahau, kitu chochote.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii Nina mradi mkubwa Tutahitaji kufanya kazi kwa bidii Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliozoea lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza Tutakutana leo jioni Tupange hatua za kwanza Kila mtu ana jukumu lake Lazima tushirikiane vizuri Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu Itahitaji kuwa wazi zaidi nisisumbulike kimya Tutakamilisha mradi huu kwa wakati Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoevu mzuri Tunajifunza pamoja.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

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii Ardhi iko tayari nimesha lima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka ninahitaji kununua mbegu bora Nitakwenda kwa mkulima mjuzi Yeye ana mbegu za aina nzuri zina zaa sana Msimu huu ni raha kwa mkulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi, nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu Jee ninatumia zote nadhani nusu tu Nizifute zile situmii zinachukua nafasi Programu ya mawasiliano ni muhimu Nitunze programu ya ramani pia ninaitumia kila siku inanisaidia kupata njia Programu za michezo jee zinafaa labda moja au mbili tu kwa burudani Nizifute zingine Nina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja Nitaweka moja tu bora zaidi programu za ya benki ni lazima Nalipisha bili na kuangalia pesa Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini Lazima nipigie mwenye kiti barua, nimuambie nitachelewa njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana watu wengi wanaenda kazi saa moja Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini Nitaepuka msongomano kesho nitajaribu hiyo njia Leo naendesha redio sikie mziki ili niwe na subira hali hii ni ya kila siku lasima nijifunze kustahimili.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo, nitakuenda uwanjani karibu na nyumba Kuna njia nzuri ya kutembea, huko ina miti mingi, nitachukua maji nisikauke Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.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

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani ni some kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma, tangu wiki, iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi. Hatujamuona kwa muda, hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate Nadhani tutafurahia muda pamoja lakini naomba tupumzike pia Tumekuwa na kazi nyingi ni nitawaza mpango mzuri turidhike wote.

Ninahisi usingizi sasa, ni saa ngapi? Saa tatu usiku, lazima nilale mapema kesho niamke asubuhi, kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango, je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi hebu niangalie Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku, naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena lala salama moyo wangu usiku mwema.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia, unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine, unakwenda ukiagisa vitu usifihitaji, gharama inakua kubwa mwishoni Ninahitaji kuwa makini zaidi, nitatengeneza orodha ya mahitaji, kabla ya kufungua tofuti Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha sitaangalia vitu vingine lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali mara nyingi kunashuku tofauti kubwa Pia nisome maoni ya watu waliokuisha nunua Niseme kama bidha ni nzuri kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara Nitaji hadhari.

Baruapepe zangu ni nyingi sana, nimepokea mia moja leo tu, je niziseme zote, nyingi ni matangazo tu, sio muhimu, nitazifuta bila kusoma, lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka Nitachukua kwanza niangalie zipi ni muhimu, zile kutoka kwa meneja na wateja. Kwanza nitazijibu moja kwa moja, zingine nitaazimia kwa baadaye. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina barua. Zilizobaki ningeweza kutumia jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana, nadhani saa mbili kila siku ni kwa baruapepe tu.